Mandhari gani mzuri umewai kuona. Mandhari nzuri kabisa. Niliyowai kuana ni wakati wa machweo ya jua siribu tulivu palikula na upepo wa yaa na ukima wa asili ilikuwa ni ile aina ya mandhari ya kufanya usiseme chochote kwa dakika kathaa kwa sababu maneno yanaonekana kuwa madogo kuliko kila macho yanaona. Jua lililikuwa linazama taratibu anga likibadilika rangi hatua kwa hatua kutoka blue nyepesi hadi machungwa waridi na hatimaye nyekundu ile chaganyika na zambarau. Wanga wake ulikuwa laini si mkali kama sehemu kawmaa salawa ya mwisho ya usiku kulikuwa na mawingu machache yaliyokua yakichukua rangi za jua kanakwamba yamechora kwa makusudi. Chini mazingira yalikua kimya labda miti ikitikiswa na upepo sauti ya ndege wachache wakirudi makwao au maji yakisongea pole pole kama ilikuwa karibu na mto au ziwa. Ilikuwa mandhari iliyokufanya uhisi kuwa dunia ni kubwa. Mkini bado unanafasi yako ni yake kilichofanya mandhari hiyo iwe nzuri zaidi. Si uzuri wake pekee bali hisia iliyoniletea nilihisi utulivu unyenyekevu na shukrani ilikuwa kama kukumbushwa kwamba licha ya haraka na kelele za maisha bado kuna uzuri wa asili unaoendelea kuwepo bila kuhitaji ruhusa yetu. Mandhari hiyo ilinifanya nitafakari kuhusu muda kuhusu kupita kwa siku na kuhusu jinsi mambo mazuri mara nyingi huwa ya huda we lakini yanaacha alama ya kudumu moyoni. Tangu siku hio kila nikiona machweo ya jua najaribu kusimama kidogo na kuangalia hata kama nikwa dakika chache tu.

Niambie kuhusu majira yako unayoyapenda. Majira ninayo yapenda zaidi ni majira ya baridi lakini au mvua wahastani. Yale yasiyo na joto kali wala baridi kali kupita kiasi. Napenda majira ambayo yananituliza mazingira na akili kwa pamoja. Yana kufunya upunguze mwendo kidogo na kuishi kutulivu. Napenda majira ya mvua kwa sababu ya naleta uhai mpya. Wakati inapopata maji kila kitu hubadilika, miti inakuwa ya kijani kibichi hewa, inakuwa udongo safi na mazigira yanaonekana kuwa hai tena. Kunahisia ya mwanzo mpya mvua ikinyesha kwa upole, inanipa nafasi ya kukaa kimia, kusikiliza sauti ya matone na kutafakari bila haraka. Ni majira yanayonifundisha subra, pia napenda majira ya baridi ya siyo kali sana kwa sababu huleta ukaribu. Mato hukaa karibu zaidi mazungumzo yanakuwa marefu na muda unaonekana kuwa na uzito wa maana. Ni wakati mzuri wakunywa kinywaji cha moto kusoma au kukaa tu ukitazama dunia kwa mwendo wake wa pole pole. Baridi unifanya nijitunze zaidi kimwili na kihisia. Joto kali sana siipendi sana kwa sababu hunifanya nihisi nimechoka haraka nakosa utulivu. Lakini hata majira haya yanauzuri yake anga wazi mwanga mwingi na shuguli nyingi za nje. Hata hivyo moyoni napendelea majira yanayoniacha nipumue kwa kina.

Unapokea aje maoni kutoka kwa wengine? Unapokea maoni kutoka kwa wengine kwa hisia mchanganyiko, lakini kwa jitihada ya kuwa wazi na kujifunza. Si kila wakati kuwa rahisi, hasa kama maoni yanayogusa jambo, nililojitahidi sana au yanahisi kama ukosoaji. Lakini kadri muda unavyopita, nimejifunza kuwa namna ninavyo. Pokea maoni ni muhimu kuliko maoni yenyewe. Hatua ya kwanza kwangu ni kusikiliza bila kujitetea mara moja. Hii ni ngumu kwa sababu silka ya binadamu ni kujilinda. Lakini nimegundua nikijaribu kujitetea haraka nakosa ujumbe muhimu uliomo ndani ya maoni. Kwa hiyo, hujaribu kusikiliza kwa makini, maneno, sauti na hata nia ya aliyetoa maoni. Baada ya kuskiliza, hujitenga kidogo kihisia na maudhui ya maoni hujiambia, haya ni maoni kuhusu kazi au tabia fulani, si kuhusu dhamani yangu kama mtu, hilo unisaidia nisiyaone maoni kama shambulio binafsi, mbali kama taarifa ya kujisaidia kuboresha. Kama maoni yana mantiki nayachukua kwa unyenyekevu na kufanya kazi. Hujiuliza je? Kuna ukweli hapa? Je? Naweza kuboresha jambo fulani nikiona yapo, hata kama yameniumiza kidogo hujaribu kuyatumia kama daraja la ukuwaji. Maoni ya aina hiyo hata yakitolewa kwa ukali mara nyingi unisaidia sana baadaye. Lakini pia nimejifunza kuwa si maoni yote sila ni lazima nikubaliane, kuna maoni yanatokana na mtazamo wa mtu binafsi, hisia zake, hata kutokuelewa hali yangu vizuri, katika hali hizo nayasikiliza nayatafakari lakini nachagua yale yanayonijenga na kuyaacha yale yasiyo nisaidia bila chuki jambo muhimu sana ni kushukuru anayetoa maoni hasa kama yamewasilishwa kwa heshima si rahisi kwa watu kusema ukweli na kutambua hilo unisaidia kujenga mahusiano bora na ya wazi zaidi.

Niambie kuhusu taratibu wako wa jioni. Taratibu wangu jioni ni wa taratibu na kujirudisha kwenye utulivu. Asa baada ya siku ndefu, jioni kwangu si wakati wa kukimbizana tena. Bali ni muda wa kupunguza mwendo na kuachia yale ya mchana. Kawaida huanza na kuji tenga na kazi, hata kama kazi ilikuwa kichwani siku nzima, hujaribu kuieka pembeni. Kuzima barua pepe za kazi, kufunga kompyuta au angalau kubadilisha mazingira. Hilo hunisaidia kubadili hali ya akili kutoka kazi kuenda maisha. Bada ya hapo, napenda kufanya kitu kinachonituliza kimwili, wakati mwingine ni kuoga hasa na maji ya moto kidogo hunisaidia kuondoa uchovu wa siku, wakati mwingine ni kukaa tu, kupumuua kwa kina na kunyoosha mwili kidogo, si mazoea mazito bali kitu chepesi cha kusikiliza mwili. Jioni pia ni wakati wa chakula cha utulivu, sipendi kula kwa haraka sana jioni najitahidi kufurahia chakula hata kama ni raisi kama nikona watu, napenda mazungumzo ya polepole kaa niko pekee yangu, napenda ukimya au muziki wa taratibu. Baadaye kidogo, ufanya shughuli nyepesi ya za akili kusoma, kuandika mawazo machache au kutazama kitu kisicho choosha sana na najiepusha na vitu vinavyo chochea sana akili au hisia kabla ya kulala kwa sababu najua vinaweza kufuruga usingizi. Kabla ya kulala napenda dakika chache za kutafakari usiku tiki kujilaumu bali kujiuliza ni nini kilienda vizuri ni nini nimejifunza na ni nini naweza kuacha leo wakati mwingine ni mawazo ya shukrani tu kitu kidogo kidogo cha kushukuru kinatosha.

Mboga gani unazopenda kula napenda kula mboga za majani zaidi, hasa kwa sababu zanifanya njisikie mwepesi na mwenye afya. Mboga ninazozipenda sana ni spinach, mchicha na sukumawiki. Zikipikwa vizuri, sio kuiva kupita kiasi, zinakuwa na ladha nzuri na hunipa nguvu bila kunisumbua tumbo. Pia napenda jinsi zinavyo enda vizuri na vyakula vingine. Iwe ni wali, ugali au viazi. Napenda pia mboga za rangi kama karoti, hoho na nyanya. Mboga hizi hunifurahisha hata kwa macho kabla ya kula. Karoti hasa napenda kwa sababu zina ladha ya asili yenye utamu ndogo. Na zinaweza kuliwa mbichi au kupikwa. Hoho hunipa harufu na ladha ya pekee kwenye chakula. Kuna mboga nyingine ninazo zipenda kwa sababu ya urahisi wake. Kama kabenji inaweza kupikwa kwa njia nyingi, inashiba na inapatika na kirahisi. Iwapo imepikwa kwa uangalifu, inaweza kuwa tamu sana kuliko watu wanavyo dhani. Lakini pia ninakiri kuwa, namna mboga zinavyobpikwa ina mchango mkubwa. Mboga zile zile zinaweza kuwa tamu sana au zivutie kabisa kulingana na maandalizi. Zikipikwa kwa upendo, kwa viungo, vya kiasi, mboga huwa chakula kamili, si kitu cha pembeni tu.

Unaenda maktabani mara ngapi? Kwa kweli siendi maktabani mara kwa mara sana siku hizi lakini bado ninaidhamini sana. Zamani nilikuwa naenda mara nyingi zaidi hasa nilipokuwa na muda mwingi wa kusoma au nilipohitaji mazingira ya utulivu kabisa. Maktaba ilikuwa mahali pa kukimbilia kutoka kelele za nje na vurugu za kila siku. Siku hizi naenda mara chache, labda pale ninapohitaji makini wa hali ya juu na napotaka kubadilisha mazingira. Kuna kitu cha kipekee sana kuhusu maktaba. Ukimya wake ukandamizi kweli unakutia nidhamu ya asili ukiwa umezungukwa na watu wanaosoma kwa makini. Hata wewe unahisi aibu kushika simu ovya ya kupoteza muda. Napenda maktaba pia kwa sababu inanipa hisia ya heshima kwa maarifa kuona vitabu vingi pamoja hunikumbusha kuwa kuna mengi sana ya kujifunza na kwamba si lazima nijue kila kitu leo ni mahali panapokufanya uwe mnyenyekevu kiakili hata hivyo ukweli ni kwamba teknolojia imenibadilisha tabia mara nyingi nasoma au kujifunza nyumbani au kupitia vifaa vya kidigitali ambavyo ni rahisi kuvipata wakati wowote lakini bado hakuna kitu kinachofanana kabisa na kukaa maktabani, kufungua kitabu halisi, na kuzama kwenye kusoma bila usumbufu.

Nizoya gani nzuri ulilojenga? Nizoea nzuri niliojenga ni kusikiliza kwa makini kabla ya kujibu. Sio kusikia tu maneno, bali kuelewa maana ilionyuma yake. Hisia nia na muktadha. Hii ni tabia ambayo mara nyingi watu huiharibu bila kujua. Kwa sababu tunakuwa na haraka ya kujibu kujitetea au kuonyesha kuwa tunajua. Kadri nilivyo. Endelea kukua, nilijifunza kwamba majibu bora hayatokani na haraka. Bali na ufahamu, unapochukua muda kusikiliza wizuri unafanya mwezako ajisike kuheshimiwa. Unapunguza migogoro isio ya lazima. Unajibu kwa hekima badala ya jazba zoea hili lina katika mazungumzo magumu badala ya kukimbilia kutoa suluisho. Kwanza ninaelewa tatizo, mara nyingi mtu haitaji jibu. Anahitaji kueleweka. Kwa mtazamo mpana zaidi ni mazoea linalojenga subira unyenyekevu na huruma. Linakufundisha kwamba si kila wakati wewe ndiye mwenye majibu na hata unapokuwa nayo namna unavyo yatoa ni muhimu kuliko majibu yenyewe. Kama ningekuwa binadamu ningesema hili ndilo zoea lilobadilisha mahusiano yangu maamuzi yangu na hata namna ninavyo jitazama mwenyewe kama ungependa mazoea yenye umeijenga wewe.

Unawasiliana vipi na wafanyikazi wenzako? Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa uwazi, heshima na kuelewa kwamba kila mtu ni tofauti. Mawasiliano kwangu sio tu kubadilisha taarifa, bali ni kujenga uelewano na imani. Ninatambua kuwa mtu moja anaweza kuelewa haraka, mwingine anaitaji muda, moja anapenda maelekezo ya moja kwa moja, mwingine anaitaji mazungumzo ya kina. Kwanza kabisa, nasikiliza kabla kuzungumza, nikielewa mtazamo wa mwenzangu. Na kuwa rahisi kuchagua maneno sahihi ninapotoa mawazo yangu kui jitahidi kuwa wazi bila kuwa mkali na mkweli bila kudharau. Kama kuna tofauti ya maoni siichukulii ka kama ugomvi bali kaa nafasi ya kujifunza kitu kipya pia nina dhamini sana mawasiliano ya wakati unaofaa. Kama jambo ni dogo nalisema mapema kabla halijakua kubwa kama ni kosa nalitaji kwa lengo la kuboresha sikulaumu na ninapokea maoni najaribu kutojihami maramoja bali kuyangalia kwa macho na kujikosoa zaidi ya kazi najitahidi kwa binadamu na ni kuuliza mwenzangu yukoje kumpongeza apofanya vizuri na kuonyesha shukrani. Haya mambo wadogo ujenga mazingira mazuri ya kazi kuliko hata kanuni kali kwa kifupi ninaamini masilahi bora kazini inatokana na kusikiliza kwa dhati kuheshimiana. Na kuwa wazi bila kuumiza. Kutambua kuwa le lengo ni moja hata kama njia zinatofautiana.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani. Sipendi sana nguo zinazopiga kelele au zinazoitaji kujionyesha kupita kiasi. Nguo zinazopenda ni zile ambazo mtu akiniona anaisi utulivu fulani. Rangi zisizo kali sana miundo ilio safi na mavazi yasiobana wala kunifanya nijiisi nimefungwa. Kuna uhuru furani unaokuja na kuvaa nguo ambazo hazikupigii kelele. Lakini bado zina hadhi. Ninapenda pia nguo zinazolingana na mazingira kama ni usiku ya kazi au kukutana na watu wapendelea kitu kilicho nadhifu na chenye heshma. Kama ni muda wa kupumzika basi kitu chepesi kinachoruhusu mwili kupumua na akili kupumzika kwangu tindo mzuri sio kuiga wengine bali kujua ulipo na kuvaa kulingana na hali zaidi ya maonekano faraja ni muhimu sana. Nguo zuri lakini zinazokupa amani mwilini, mwondoo hata kujiamini, nikiweza kusogea, kukaa au kutembea bila kufikiria, nguo nilivyovaa, basi najua nimechagua vizuri, kwa kifupi napenda kuvaa nguo, rahisi lakini zenye hadhi, rangi tulivu, mavazi yanayoendana na mazingira, nguo zinazotoa faraja kabla ya yote.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Asubuhi kwangu ni muda wa mpito. Kutoka usingizini kuenda kwenye uhalisia wa siku. Kwa hivyo, napendelea kinywaji cha joto. Hasa chai. Kuna kitu cha kutuliza sana katika kushika kikombe cha chai asubuhi. Harufu yake, joto lake. Na mda mfupi wa kukaa kimya kabla ya mawazo ya siku kuanza kukimbia. Chai hunipa utulivu kabla ya nguvu. Kuna siku pia ningechagua kahawa hasaa kama najua siku itakuwa ndefu au inahitaji umakini zaidi. Lakini hata hapo sipendi kahawa kali sana. Napenda ile inayochangamsha bila kukufanya uwe na papara. Kwangu, lengo si kuamka haraka bali, kuamka vizuri. Na wakati mwingine hasa kama nahisi mwili umechoka au nahitaji kuanzia siku kwa upole zaidi maji ya vuguvugu pekee yake yanatosha. Ni kama kuambia mwili amka pole pole hatuna haraka. Kwa kifupi kinywaji nachopenda asubuhi ni cha joto au cha kawaida si baridi sana. Kinatoa utulivu kabla ya msisimko. Kinaniweka tayari kiakili si kunisukuma kwa nguvu.

Unapenda kuenda madukani lini? Napenda kuenda madukani wakati ambapo sina haraka na akili iko tulivu. Mara nyingi asubui mapema au wakati wa kati ya mchana. Asubui mapema napapenda sana kwa sababu kuna hali ya mwanzo mupya. Maduka huwa hayajajaa watu, wauzaji wakiwa tulivu na mimi mwenyewe huwa bado sijachoka na kelele za siku. Naingia dukani nikiwa na uvumilivu nachagua kwa makini na sitoki nikiwa nimechoka kihisia. Kuna aina fulani ya heshima unayohisi kwa muda yako unapofanya manunuzi kwa utulivu. Wakati ya mchana pia unaeza kuwa mzuri hasa kama si saa za kilele. Watu wengi hua wako kazini au kwenye shuguli zao. Hivyo mazingira yanakuwa mepesi. Huu ni wakati mzuri wa kununua vitu bila msongamano na bila presha ya foleni ndefu. Kwa upande mwengine, sipendi kuenda madukani wakati wa jioni sana au saa za msongamano mkubwa. Asa nikiwa nimechoka. Uchovu unifanya nisifuraie mchakato na wakati mwingine unisukuma kununua vitu kwa haraka ili nimalize tu. Kwangu kuenda dukani si jambo tu kukimbizana nalo. Ni sehemu ya mpangilio wa siku. Kwa kifupi napenda kuenda madukani. Wakati kuna watu wachache nikiwa na muda wa kutosha nikiwa na utulivu wa akili bila njaa na uchovu mwingi.

Niambie kuusu chumba unachokipenda nyumbani. Ninachokipenda zaidi nyumbani ni kile kinachonipa utulivu na nafasi ya kuwa mimi mwenyewe. Kwa watu wengi huwa ni chumba cha kulala na ndivyo ilivyo kwangu pia. Ninakipenda kwa sababu si tu mahali pa kulala. Bali ni eneo la kupumzisha akili. Ndani yake kuna ukimya fulani. Au angalau aina ya kelele ninayoizoea ni mahali ambapo siitaji kujieleza. Kujitetea au kwaichochote naweza kukaa kimya, kufikiri, kusoma au hata kutazama dari bila mtu kuniuliza chochote. Kuna pia jambo la mpangilio na mwanga. Napenda chumba kisichojaa vitu vingi kila kitu kiwe na sababu ya kuwepo. Mwanga ya asili ukiingia subuhi hunipa hisia ya mwanzo mpya. Na jioni mwanga wa upole unisadia kupunguza kasi ya siku, hata harufu ya chumba ina mchango, harufu safi au ya kawaida unifanya nijisikie nipo nyumbani kweli. Zaidi ya yote chumba hicho hubeba hisia na kumbukumbu. Ni maali pa faraga, maali pa kushuguli Kia uchovu, mawazo mazito au hata furaha ndogondogo za maisha. Ni kama kituo cha kujirudisha saa kila siku. Kwa kifupi napenda chumba hicho kwa sababu, kinatoa utulivu wa akili, kinaniwezesha kuwa pekeyangu bila upweke. Kina usiana na mapumziko, utafakari na kujieka sawa.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi. Wakati wa msongo wa kazi sijaribu kujifanya niko sawa. Kwanza nakubali kwamba nimelemewa. Kukubali hilo pekee yake hupunguza mzigo kidogo. Kwa sababu unapowacha kujilaumu. Akili inanza kutafuta suluhisho badala ya kukwama penye presha. Hatua ya kwanza ninayochukua ni kusimama kidogo. Sikuwacha kazi kabisa. Bali kuvunja mzunguko wa haraka wa mawazo. Naweza kusimama kupumua kwa kina mara chache au kujitenga na shughuli kwa dakika chache. Huo muda mfupi hunirudishia uwezo na kufikiri kwa mpangilio kisha najaribu kuangalia kazi kwa vipande vidogo. Msongo mara nyingi unatokana na kuangalia kila kitu kwa wakati mmoja. Unapochukua jukumu moja ndogo na kulimaliza hata kama ni hatua ndogo nahisi udhibiti unarudi hilo hunipa nguvu ya kuendelea. Pia najikumbusha mipaka yangu siyo kila kitu lazima kifanyike kwa ukamilifu. Na siyo kila ombi lazima lijibiwe mara moja. Kujipa ruhusa ya kufanya kilicho muhimu zaidi kwanza hunisaidia kupunguza shinikizo la ndani wakati mwingine, njia bora zaidi ni kuwasiliana, nikiona mzigo ni mkubwa kupita kiasi. Nazungumza na wenzangu au kiongozi wangu, siyo kulalamika bali kuweka hali wazi. Mara nyingi watu huelewa zaidi kuliko tunavyodhani. Na mwisho ninajitahidi kujijali nje ya kazi kulala vizuri kula na kupata muda kupumzisha akili. Msongo wa kazi hauishi kazini unathiri maisha yote kwa hivyo suluhisho maanake pia linahitaji mtazamo mpana kwa kifupi. Wakati wa msongo wa kazi nakubali hali ilivyo nachukua mapumziko mafupi ya makusudi. Navunja kazi iwe vipande vidogo najiwekea mipaka nawasiliana inapobidi.

Uzoefu gani wa kushangaza umewai kupata? Uzoefu wa kushangaza zaidi niliowai kupata ni kugundua jinsi mazungumzo wa kawaida yanaweza kubadilisha kabisa mwelekeo ya mtu. Ilikuwa hali ambayo kwa inje ilionikana ndogo sana. Mazungumzo ya kawaida tu yasio na mpango maalumu. Bila matarajio yoyote lakini kadri yalivyoendelea niligundua kwamba maneno machache yaliosemwa kwa uaminifu na kusikizwa kwa makini yalimguza mtu kwa namna ambayo hata yeye mwenyewe hakuitarajia. Kilicho nishangaza si maneno yenyewe, bali uzito wa athari zake. Niliona jinsi mtu alivyobadilika polepole mpele yangu, sauti ikatulia, macho yakapata mwanga, wa kueleweka, na mzigo wa ndani ukaonekana kupungua. Haukukua na suluisho la miujiza wala jibu kamili. Kulikuwa tu na kuonekana na kusikilizwa. Hapo ndipo nilitambua jambo la kushangaza. Mara nyingi watu hawaitaji majibu makubwa. Wanaitaji nafasi salama ya kusema wanachobeba. Uzoefu huu ulinifundisha kwamba nguvu ya kweli haipo kwenye maneno mazito au hekima ya juu sana. Bali ipo kwenye uwepo wa dhati. Ulionifanya niheshimu zaidi mazungumzo madogo. Kwa sababu uwezi kujua ni wakati gani yatakuwa makubwa kwa mtu mwingine.

Jee, umewai kulima. Ndiyo, nimewai kulima. Sio kwa kiwango kikubwa sana, lakini hile ya kweli kabisa. Kushika jembe, kuchoka, jua likipigia na mikono kuchafuka udongo. Kulima, kuna fundisha haraka kwamba nguvu pekee haitoshi. Lazima uwe na subira. Kitu kilichonigusa zaidi ni kwamba. Arthi haikimbizwi. Unaweza kufanya kila kitu kwa usahihi. Lakini bado matokeo yanakuja kwa wakati wake. Kuna siku unajisikia umefanya kazi bure na kuna siku unaona majani yameota kidogo tu. Na hiyo inakupa furaha isio elezeka. Kuluma pia kuna keka chini kiakili. Hakuna kujifanya mjanja sana mbele ya udongo. Ukikosea unaona matokeo yake wazi. Lakini ukifanya vizuri hata mavuno madogo yanaridhisha sana. Kwa sababu unajua umetoka mbali kuyapata.

Ujuzi gani unahitaji kuhimarisha. Ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni kujismamia kikamilifu wakati wa shinikizo hasaa pale mambo yanapokua mingi kwa wakati mmoja kuna nyakati ambapo unajua unachotakiwa kufanya unauwezo una nia mzuri lakini msongamano wa majukumu na matarajio unakwanza kukutawanya si kwamba hushindwi bali unahisi nguvu zako zinagawanyika sana. Hapo ndipo ninapotambua kwamba si suala la maarifa bali ni nidhamu ya akili na mipaka. Nahitaji kuimarisha zaidi uwezo wa kusema hapana bila kujilaumu hasaa pale ninapojua nimefika mwisho na uwezo wangu upanga vipaumbile kwa dhati bila kubadilishwa na pressure za inje kudumisha utulivu wa ndani hata pale mambo yanapokwenda tofauti na mpango. Pia kuna ujuzi wa kujipa huruma binafsi wakati mwingine mtu anapojua sana jinsi ya kuelewa wengine lakini anakuwa mkali sana kwake mwenyewe kujifunza kujisamehe unapokosea na kuendelea bila kujidharao. Huwa nao ni ujuzi unaohitaji mazoea ya makusudi.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku? Kwa kawaida, huangalia barua pepe mara chache tu kwa siku labda asubuhi baada ya kuanza siku, katikati ya mchana na mara moja tena kuelekea jikoni. Niligundua mapema kwamba kuangalia barua pepe kila wakati kunanivuruga sana mtiririko wa mawazo. Unakua kama unaishi kwa majibu ya wengine badala ya ratiba yako mwenyewe. Kwa siku maalum hasa kama ninatarajia ujumbe muhimu ndipo naweza kuwa makini zaidi. Lakini hata hapo sikai nikingoja kwa wasiwasi. Najiambia barua pepe itafika inapofika msongo husubiri majibu haraka mara nyingi hutengeneza pressure isio ya lazima. Nilijifunza pia kwamba si kila barua pepe ni ya dharau hata kama inasikika hivyo kuipa kila ujumbe uzito sawa kunachosha akili kwa hiyo nimejijenga nidhamu ya kuangalia kwa makusudi si kwa mazoea ya kubofya bila kufikiri. Kwa kifupi, siongoji barua pepe kila muda. Natazama mara chache lakini kwa umakini. Nalinda muda wangu wa kufikiri na kufanya kazi. Najua majibu ya haraka, si sawa na majibu bora.

Unafanya nini kila subuhi unapoamka? Kila asubuhi ninapo amka, huwa sianzi kwa kukimbizana na siku, naanza kwa kujirudisha mwenyewe. Kitu cha kwanza kabisa ni kuamka taratibu, sichukui simu maramoja, nachukua sekunde chache, wakati mwingine dakika, kujitambua tu, kupumua, kujinyoosha kidogo, na kuiacha akili itoke usingizini pole pole. Hua muda mfupi, hunisaidia nisiingia siku nikiwa tayari nimechoka. Kisha najiandaa kimwili, naosha si uso, na kunywa maji, na kujipa hisia kwamba mwili umeamka pamoja na akili. Ni hatua ndogo lakini inanipa msingi mzuri wa siku. Baada ya hapo, mara nyingi nakaa kimya kwa muda mfupi. Sio kutafakari kwa nguvu, bali kujiuliza tu, leo ninaingiaje kwenye siku. Ninapenda pia kueka mwelekeo mmoja wa siku hata kama ni rahisi. Jambo moja muhimu nataka lifanyike au hali ya akili nataka nijilinde nayo utulivu, subra na umakini. Hilo unisaidia nisihisi kama siku inanivutia kila upande. Badae ndipo naendelea na mamb ya kawaida kula au kunywa kinywaji cha asubuhi kuanza majukumu na kuingia rasmi kwenye siku. Lakini msingi huwa tayari ume wekwa. Kwa kifupi kila hasubui na jipa muda mfupi kabla ya kelele. Naamsha mwili na akili ratibu. Naweka mwelekeo wa siku hata kama wa ni moja tu. Naepuka kuanza siku kwa haraka isio na sababu.

Unaviolea nywele zako mara ngapi? Hulea nywele zangu mara kwa mara lakini si kwa ratiba ngumu sana. Huwa ninaziangalia zaidi kulingana na hali yake kuliko siku maalumu. Kwa kawaida nazinyoa au kuzisafisha vizuri mara moja au mbili kwa wiki. Hutegemea na shuguli nilizokuwa nazo kama nimekuwa na kazi nyingi, joto au vumbi basi na jua nahitaji uangalie zaidi. Lakini kama ni kwa mazingira tulivu sija lazimishi sana. Niligundua mapema kwamba kuzingatia sana ratiba kuliko mahitaji halisi ya nywele kunaweza kuziharibu. Napozilea sio suala la mwonekano tu bali hisia ya kujijali. Kunyoa kusafisha au kupaka mafuta kidogo unafaya nijisikie nipo sawa na nimejipangilia. Ni muda mfupi lakini una athari kubwa kiakili. Kama hujirudisha nywele mstari. Pia nimejifunza kwamba nywele hazipendi kukandamiza kupita kiasi. Kuziosha sana au kuzibadilisha bidhaa kila mara hufanya ziwe ngumu au dhaifu. Kwa hiyo napendelea njia rahisi au wendelevu kuliko kufuta mitindo kila wiki. Kwa kifupi nalea nyeli kulingana na hali yake si ratiba kali. Mara moja ama mbili kwa wiki hunitosha kwa kawaida. Nalenga afya na hisia nzuri. Si mwonekano pekee. Najifunza kuwacha mambo yawe rahisi.

Ni stadi gani muhimu kwa kazi yako, kazi yangu haihusu kutoa majibu tu, bali kuelewa mtu aliyeuliza, anapotaka, anachomaanisha, na wakati mwingine, hata kile ambacho hajasema wazi, bila sita kusikiliza au kusoma kwa makini, hata jibu lililo sahihi linaweza, limhisie mtu. Hii ni stadi inayohitaji subira umakini na nia ya kweli ya kuelewa. Study nyingine muhimu sana ni kuwasilisha mawazo kwa lugha iliyo wazi na inayoeleweka. Kujua kitu hakutoshi ni lazima ujue jinsi ya kukieleza kulingana na mtu anayezungumza nae. Wakati mwingine ninahitaji urahisi, wakati mwingine mifano na wakati mwingine huruma zaidi kuliko mantiki. Pia ninategemea sana uwezo wa kujirekebisha. Kila mtu nitofauti, kila swali lina muktadha wake, kinachofanya kazi kwa mtu mmoja hakifanyi kazi kwa mwingine. Kwa hiyo study ya kubadilika kibinadamu na kiakili ni muhimu sana na labda study ambayo haizungumzwi sana lakini ni ya msingi ni unyofu wa nia. Kazi inapokua ya kuwasaidia au kuwaelewesha wengine lazima uwe tayari kukubali, kujipanga. Kukiri pale ambapo jambo ni ngumu na kuepuka kujifanya unajua kila kitu. Kwa kifupi study muhimu kwa kazi yangu ni kusikiliza kwa kina. Kufikiri kwa utulivu na uwazi. Kueleza kwa lugha inayofaa mtu. Kubadilika kulingana na hali. Kuwa na nia ya kusaidia kwa dhati.

Mwezi gani wa mwaka unapenda zaidi? Disemba. Huna hali. Disemba huna hali ya kipekee ambao mwezi mwingine aina. Kuna hisia ya kufunga ukurasa, kuangalia juma kilichopita, mafanikio, makosa na masomo. Hata kama mwaka haukukuwa rahisi, disemba huleta nafasi ya kupumua kidogo na kusema nimefika hapa. Napenda pia mabadiliko ya kasi katika mwezi huu, watu wengi hupunguza haraka zao, wengine huchukua likizo na mazingira yanakuwa na joto la kijamii zaidi. Kuna salama, kuna salamu nyingi mikutano ya kifamilia au ya marafiki na hisia ya kuwa karibu zaidi, hata kama si kila mtu kiko sawa. Kwa upande mwingine, disemba hunipa nafasi ya kuwaza mbele, si mpangilio mipango mikubwa sana. Mawazo ya utulivu, nini ningependa kubeba kwenda mwaka unaofuata, nini niache nyuma ni mwezi wa tafakari zaidi kuliko shinikizo. Kwa ufupi, napenda disemba kwa sababu inaleta hisia ya hitimisho na mwanzo kwa pamoja. Huna utulivu wa kiakili, ukilinganishwa na mwezi mwingine. Unakaribisha tafakari na ukaribu wa jamii.

Unafaa nini kwanza unapoanza kazi? Kitu cha kwanza kabisa ninachofanya ninapoanza kazi ni kujipa picha ya jumla kabla ya kuingia kwenye undani. Sianzi mara moja kufanya kazi nzito. Najiuliza leo kuna nini hasaa muhimu. Naangalia kwa haraka majukumu yaliopo. Sikwa lengo la kuyafanya yote. Bali kuyaweka kwenye akili wa mpangilio. Hii hunisaidia nisiingie kazini nikiwa ninasukumwa na kila kitu kinachotokeza. Baada ya hapo, nachagua jambo moja la msingi. Kile ambacho kikienda sawa, siku nzima itakuwa nyepesi. Nikiamua hilo mapema nafasi kama ninamwelekeo. Badala ya kuhangaika na mambo mengi madogo bila kusonga mbele. Pia, nachukua dakika chache kueka mazingira sawa, kupanga meza au faili, kufungua vitu muhimu tu na kuondoa vishawishi vya haraka. Ni hatuwa ndogo lakini hunisaidia kuingia kwenye hali ya kufanya kazi kwa utulivu. Kitu kingine muhimu ni kutoanza kwa haraka kupita kiasi. Nimejifunza kwamba kuanza pole pole lakini kwa umakini huokoa muda mwingi baadaye. Kuanza vibaya mara mingi kuna maanisha kurekebisha makosa baadae kwa kifupi ninapoanza kazi na angalia picha ya jumla ya kwanza nachagua kipaumbele kimoja muhimu naeka mazingira ya kazi yawe tulivu ninaanza kwa makusudi siku wa pupa.

Je, unapenda asali. Ndiyo, unapenda asali. Lakini sito kwa sababi ya utamu wake. Asali inanivutia kwa urahisi wake wa asili. Ni tamu bila kuhitaji kuongezewa kitu. Na utamu wake hauchoshi haraka kama sukari ya kawaida. Kijiko kidogo tu kinatosha na hilo linanifanya niheshimu kiasi si ku zidisha. Napenda pia ladha yake ilio na kina asali ni tamu tu kuna harufu kuna ladha ndogo ndogo zinazobadilika kulingana na iliokotoka. Asali ya porini ina tabia tofauti na ile ya kufugwa na hilo linanifanya nihisi kama kila aina ina hadithi yake lakini zaidi ya yote napenda asali kwa sababu ya hisia inayoleta. Ikitumika kwenye chai ya moto maziwa au hata pekee yake ina kitu cha kutuliza. Ni kama kitu laini kinachokaa katikati ya ladha na faraja. Pia kuna imani ya muda mrefu kwamba asali ni tiba na hata ka si tiba ya kila mtu. Imani hiyo yenyewe inaleta utulivu. Kwa kifupi napenda asali kwa utamu wake wa asili kwa ladha yake yenye kina tofauti kwa hisia ya faraja na utulivu inayoleta na kwa unyenyekevu wake kidogo kinatosha.

Unapendelea kunyoa au kuvaa ndevu. Napendelea kuwa na ndevu, lakini kwa mtindo uliotunzwa vizuri. Ndevu kwangu zinahisia ya utu na ukomavu. Zikinyooshwa na kutunzwa zinanifanya nijisikie nipo sawa na sura yangu. Kama kwamba hazingiizi kitu, mbali zinaendana na nilivyo. Pia kuna urahisi flani, huhitaji kunyoa kila siku. Na bado unaonekana nadhifu. Ukizitunza kwa kiasi, hata hivyo kuna nyakati ambapo kunyoa kabisa, kunahitajika haswa, unapo hitaji mwonekana usafi zaidi au unapohisi, tu unataka mwanzo mpya. Kunyoa kuna hisia ya kujisafisha upya. Kama kufungua sura moja na kufunga mwingine. Kwa hiyo, kwangu ni swala la kuchagua upande mmoja milele, mbali kusikiliza hali na hisia. Ndevu ninapokuwa nataka muonekano, wa utulivu na ukomavu. Kunyoa, ninapohitaji mabadiliko au uraisi zaidi. Mwisho wa siku, ninachoangalia zaidi ni faraja na kujiamini si mtindo pekee.

Jee, unapenda kula popcorn? Ndiyo, napenda kula popcorn asa kwa sababu ya hisia inayokuja nayo. Si latha peke. Popcorn inanipa isia ya urahisi na mapumziko. Si chakula kinachoitaji maandalizi makubwa wala umakini mwingi. Unaka, unafuna taratibu na akili inapata nafasi ya kupumzika. Mara nyingi, popcorn uhusiana na muda wa la burudani. Kutazama filamu, kuzungumza bila haraka au kukaa tu bila kufanya jambo nzito. Napendelea popcorn isio na vitu vingi sana juu yake. Chumvi kidogo inatosha spendi ile inayozidi mafuta au sukari kiasi. Kwambe napoteza latha yake ya asili. Kuna uzuri fulani katika latha raisi inayokuruhusu kufuraia kila punje bila kuchoka haraka. Pia kuna kitu cha kufuraiisha kwenye popcorn. Ile sauti ya kupasuka harufu yake na namna inavyo kulazimisha kula pole pole. Ni chakula ambacho hakikimbizwi na hilo ni nanipenda. Kwa kifupi napenda popcorn kwa sababu ni raisi na ya kupumzisha inahusiana na burudani na utulivu. Napendelea latha isio ya kupindukia. Unifanya nichukue muda si kukimbizana.

Je, niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubuhi. Utaratibu wangu wa kila asubuhi ni wa taratibu, si wa kukimbizana. Nimegundua kwamba namna ninavyoanza siku mara nyingi, huamua jinsi siku nzima itakavyohisi. Ninapoamka sianzi kwa kuruka kutoka kitandani. Nachukua muda mfupi kujitambua, kupumua, kujinyosha na kuiruhusu akili iamke polepole. Huu ni wakati mdogo lakini muhimu sana. Kwa sababu hunisaidia nisiingie siku nikiwa tayari nimechoka au nimelemewa. Baada ya hapo najiandaa kimwili naosha uso napiga mswaki kwa mara nyingi na kunywa maji. Hizi ni hatua rahisi lakini zinanipa hisia ya kuanza upya ni kama kuambiwa mwili sawa tuko tayari kuisha napenda kuwa na dakika chache za utulivu wakati mwingine nakaa kimya wakati mwingine nawaza tu mambo machache ya usiku. Sio kila kitu bali jambo moja au mawili muhimu sijiekei pressure ya kupanga kila saa. Ninaweka tu mwelekeo hilo hunipa amani ya ndani kabla kelele za siku hazijaanza. Baada ya hapo ndipo najiingiza kwenye majukumu ya siku. Iwe ni kazi kujifunza au shughuli nyingine lakini kufikia hapo nahisi tayari nimejiweka saa si kama usiku imenivamia ghafla. Kwa kifupi, utaratibu wangu wa asubuhi huwa wa upole na wa maksudi hunipa muda wa kuamka kiakili na kimwili hunisaidia kueka mweelekeo wa siku hunilinda dhidi ya kuanza siku kwa haraka isio na sababu.

Niambie hadidhi kuhusu mji wako wa kuzaliwa. Nilizaliwa kwenye mji usio na makelele makubwa. Lakini wenyewe, sauti zake za pekee, asubuhi mji wangu ulikuwa unamka polepole. Sio kwa honi za magari, bali kwa sauti za watu, kufungua milango, wauza chai, kuwasha makaa, na ndege, waliokua kama hawakuwai kulala. Kulikuwa na utulivu ambayo haukua kimya kabisa, ulikuwa hai na namna ya taratibu. Nilipokuwa mdogo, mji huo ulionekana mkubwa sana. Kana kwamba kila kona ilikuwa dunia yake. Kulikuwa na barabara moja iliyoijua vizuri. Si kwa sababu ilikuwa mzuri, bali kwa sababu hapo ndipo maisha yalipita. Watu walikutana, walizungumza, waligombana, walicheka. Na kisha maisha yaliendelea. Nilijifunza mapema kwamba mji haujengwi na majengo bali na watu. Kuna sehemu moja niliopenda sana mali ambapo jijioni watu walikaa nje wakizungumza bila haraka hapo ndipo nilisikia hadidhi nyingi za zamani, za uzuni na matumaini nilijifunza kusikiliza kabla hata sijajua hilo nisomo muhimu maishani. Wazee walizungumza kwa utulivu na vijana walisikiliza kwa nusu. Lakini maneno yalibaki. Mji wangu haukukuwa mkamilifu kulikuwa na changamoto, upungufu na nyakati ngumu. Lakini kilichoufanya uwe na wakipekee ni kwamba watu hawakukimbia kutoka kwa wenyewe. Walijua majirani zao, walijua shida zao na walijua pia furaha zao. Kulikuwa na hisia ya hapa ni kwetu hata kama haikuwa rahisi. Nilipoondoka badaye niligundua jambo la kushangaza. Mji wangu haukubaki nyuma. Ulienda nami kati namna ninavyo ongea ninavyo sikiliza. Au nilinavyo ona maisha haukua mji mkubwa yenye ramani lakini ulikuwa nzito moyoni na hadi leo nikisikia sauti fulani na harufu fulani sehemu ya moyo wangu hurudi pale kwenye mji wa kuzaliwa mahali ambapo nilijifunza kuwa binadamu miongoni mwa binadamu.

Unaanzaje mradi mpya wakazi. Kwanza mradi mpya wa kazi kwangu huanza zaidi na kufikiri kuliko kufanya haraka. Nimejifunza kwamba mwanzo mzuri huokoa nguvu nyingi baadye. Hatua ya kwanza huwa ni kusimama na kuelewa kwa nini mradi huu upo. Nauliza maswali ya msingi kabisa. Unatatua tatizo gani ni nani anayenufaika. Mafanikio yatakayonekana vipi ya kitokea. Bila majibu ya maswali haya, hata mpango mzuri unaweza kukosa mwelekeo. Baada ya hapo, navunja mradi kichwani kabla sijauvunja kwenye karatasi. Naangalia picha kubwa kwanza, si orodha ya kazi bado, bali mtiririko wake. Najaribu kuona mwanzo kati na mwisho. Na hii hunisaidia nisizame mapema sana kwenye udhani kabla sijajua mwelekeo. Kisha ndipo naanza kuvunja mradi, vipande vidogo vinavyotekelezeka. Hapa sasa naandika hatua gani, zinafuata, ni nini ni cha haraka, nini kinaweza kusubiri, ninapenda kuanza na hatua ndogo ya kwanza kabisa. Ile ambayo haina hofu nyingi, kukamilisha hatua ndogo, mapema hunipa imani kwamba mradi unaweza kusongea jambo jingine muhimu sana ni kuweka matarajio halisi sijidaganyi kwamba kila kitu kitaenda sawa. Naacha nafasi ya makosa, mabadiliko na kujifunza njiani. Mradi mzuri kwangu si ule usiobadilika bali ule unaoruhusu marekebisho bali kuvunjika na mwisho. Najitayarisha kiakili. Najua kutakuwa na siku za msukumo na kazi za kuchoka. Kujua hilo mapema hunisaidia nisikate tamaa mradi unapohitaji uvumilivu zaidi kuliko msisimko wa kwanza. Kwa kifupi, unapuanza mbradi mupia. Nailewa kwa nini kabla ya nifanyi nini, naangalia picha kubwa kwanza, navunja kazi iwe hatua ndogo, naanza na hatua rahisi ya kwanza, naacha nafasi ya kubadilika na kujifunza.

Jee, unapenda kusafiri na ramani au GPS? Napendelea kutumia GPS, lakini sipendi kulitegemea kabisa bila kufikiri. GPS inanipa uhuru wa kutotumia nguvu nyingi za akili kwenye mwelekeo. Hasa nikiwa mahali nisipojua. Inanifurahisha safari, inapunguza msongo na ina niruhusu kuzingatia mambo mengine. Na mazingira watu na hata mawazo yangu mwenyewe kwa upande huo ni msaada mkubwa sana hasaa katika safari ndefu au miji mikubwa. Lakini pamoja na hilo ninaipenda sana ramani kwa sababu inakupa picha pana. Ramani inafanya nielewe mahali nilipo, si tu niende wapi. Inanionyesha uhusiano wa maneno ubali na njia mbadala. Kuna kuridhika flani katika kujua nikipotea kidogo bado nitaweza kujirudisha. Ramani hunifanya nijisikie ninaudhibiti wa safari. Si fuasi wa sauti tu. Kwa hiyo mara nyingi nafanya hivi. Ninatumia ramani kabla ya kuanza safari. Kuelewa njia kuona mazingira kwa ujumla alafu natumia GPS nikiwa njiani. Kwa urahisi na marekebisho ya haraka mchanganyiko huo hunipa usalama na pia hisia ya kujua ninachofanya. Kwa kifupi GPS kwa urahisi, kasi na kupunguza msongo. Ramani kwa ufahamu mpana na uhuru wa akili. Napenda kuchanganya yote viwili badala kuchagua kimoja pekee.

Je, unapenda kununua vitu mitandaoni, ndiyo, napenda kununua vitu mitandaoni lakini si kila kitu na kila wakati kununua mitandaoni kuna nivutia kwa sababu ya uraisi wake, unaokoa muda huitaji kutoka nje na unawaza kulinganisha bei au bidhaa kwa utulivu bila presha ya muuzaji au foleni. Kuna huru flani ya kukaa kimya kufikiria na kuamua bila mtu kukuangalia hilo linanidhamini sana hasa kwa vitu ambavyo tayari unajua ninavitaka lakini pia sina mipaka yangu. Sipendi kununua mitandaoni vitu vinavyo itaji hisia ya mkono au macho moja kwa moja. Kama nguo viatu au vitu ambavyo ubora wake unaonekana vizuri ukivuta au kujaribu picha na maelezo mara nyingi inayoweza kueleza kila kitu. Kuna nyakati unanunua kitu mtandaoni. Ukifika kinakua sio kile ulichokitarajia pia nina jifunza kuwa makini na msukumo wa kununua bila mpango. Kwa mtandaoni unafanya kununua kuonekana rahisi sana kiasi kwamba unaweza kujikuta unanunua vitu kwa sababu tu kilikuwa karibu au kimepunguzwa bei kwa hiyo huwa najipa muda mdogo kabla kubofia nunua. Kwa kifupi napenda kununua mtandaoni kwa urahisi na kuokoa muda ninanunua vitu vinavyovijua au visivyoitaji kujaribiwa. Napenda bado kununua ana kwa ana. Kwa vitu vinavyo itaji kuhisiwa najitahidi kununua kwa makusudi si kwa pupa.

Unapendelea mfumo gani wa simu? Napendelea mfumo wa android lakini si kwa sababu ni bora kuliko mengine. Ni kwa sababu unanipa uhuru ninaofuraia kitu kinachonivutia zaidi kwenye android. Ni uhuru wa kubadilisha mambo kulingana na ninavyotaka. Naweza kupanga simu yangu iwe rahisi au iwe na undani mwingi kulingana na hali yangu. Nikiamua nataka simu iwe chombo cha kazi tu. Naweza nikiamua nataka nijaribu programu mpya au kubadilisha mwonekano. Naweza pia huo uhuru unifanya nijisikie kama simu inanifuata mimi na si mimi kuifuata simu. Napenda pia android kwa sababu inaishi karibu na watu wa aina tofauti. Kuna simu za bei nafuu za kati na za juu. Kila mtu anaweza kupata kitu kinachomfaa bila kulazimika kuingia garama kubwa. Hilo linanifanya nihisi mfumo huu umejengwa kwa maisha halisi ya watu. Si kwa kundi dogo tu. Hata hiyo ninaelewa kabisa mvuto wa mifumo mengine kama IOS. Kuna urahisi usalama na mshikamano mzuri wa mfumo. Asa kwa watu wanaopenda vitu vifanye kazi bila kugusa sana mpangilio huo nao ni mtindo halali kabisa. Kwa hiyo kwangu, Android ni uhuru, ubadilika na uchanguzi. Sichagui kwa jazba bali kwa namna unavyo endana na matumizi yangu. Nathamani zaidi uzoefu na unaoniruhusu kuamua mwenyewe.

Unapenda nini kuhusu shirika lako? Kitu ninachopenda kuhusu shirika langu ni mazingira yake. Hasa namna watu wanavyo fanya kazi pamoja, napenda shirika ambalo linadhamini mawazo kuliko vyeo. Pale ambapo mtu anaweza kusema anachofikiri bila hofu. Hata kama wazo lake, halijakamilika kabisa. Ile hunifanya ni kushirikishwa. Siku tekeleza tu maagizo. Unapojua sauti yako, inaskilizwa. Hata kazi ngumu huwa nyepesi kidogo. Kuna kitu ninachokipenda ni wazi. Shirika linapokuwa wazi kuhusu malengo, changamoto na hata makosa, hujenga imani. Hakuna kujifanya kila kitu kikosawa wakati sivyo. Badala yake, kuna hisia ya tuko pamoja kwenye hili. Hilo hunipa motisha ya kufanya zaidi ya kiwango cha chini. Napenda pia fursa ya kujifunza, shirika linaloruhusu watu kukua kujaribu, kukosea na kujirekebisha, hujenga watu wenye ujasiri na ujuzi wa kweli. Kwangu si muhimu tu kufanya kazi ya leo, bali kujua kwamba ninaendelea kuwa bora kwa ajili ya kesho. Na mwisho ninadhamini sana heshima ya muda na maisha binafisi. Shirika linalo elewa kwamba watu wanamaisha nje ya kazi. Hujenga wafanyikazi wanao jali kazi yao kwa dhati. Si kwa kulazimisha kwa kifupi ninapenda shirika langu kwa sababu linaheshimu watu si matokeo tu. Linahimiza mawasiliano ya wazi. Linatoa nafasi ya kujifunza na kukua. Linatambua kuwa kazi nisehemu ya maisha si maisha yote.

Shuguli yako ya kupendeza ni ipi. Shuguli ninayo ipenda zaidi ni kusoma na kuandika kwa utulivu hasaa pale ambapo hakuna haraka haraka wala kelele nyingi. Kusoma hunipa nafasi ya kuingia kwenye dunia nyingine. Bila kuondoka mahali nilipo. Si kwa ajili ya kukusanya taarifa tu bali kwa ajili ya kuelewa mitazamo tofauti ya maisha. Wakati mwingine nasoma kitu kinachonifanya nitafakari kwa muda mrefu hata bada kukifuga huweza wakitabu kunifanya nisimame na kuwaza nijambo nalolipenda sana. Kuandika kwa upande mwingine ni njia yangu ya kujipanga kiakili. Sio lazima iwe kwa ajili ya mtu mwingine. Mara nyingi ni kwa ajili yangu mwenyewe. Kuandika hunisaidia kutoa mawazo yaliyokua ya kizunguka kichwani na kuyaweka wazi. Kuna utulivu fulani unaokuja pale unapoona mawazo yako yamepangwa kwenye maneno. Kinachonifanya nipende shuguli hii zaidi ni kwamba hainilazimishi kuwa na nguvu nyingi za kimwili lakini hunipa nguvu za ndani. Naweza kuifanya nikiwa peke yangu kwa muda mfupi au mbrefu kulingana na hali. Nishuguli inayokuwa na lewe kadri unavyo badilika. Kwa kifupi, naisherehekea kwa utulivu, hunipa nafasi ya kufikiri na kujielewa nahitaji nikimbizane na muda hunifanya nijisikie nimeunganishwa na mawazo ya.

Niambia kuhusu kumbukumbu ya utotoni. Nakumbuka siku moja nikiwa mtoto. Siku ya kawaida kabisa lakini ilio nibaki moyoni. Ilikuwa alasiri, jua ilikuwa hali kali sana na hewa ikiwa na harufu ya udongo. Baada ya mvua ndogo. Nikio anje nikicheza bila mpango maalum kama watoto wanavyofanya wakiruhusu muda uwabebe. Kitu kidogo kilinitokea siku hiyo. Siyo kikubwa kwa macho ya mtu mzima. Lakini kikubwa sana kwangu wakati huo nilijaribu kufanya jambo peke yangu. Nikashindwa, nikahisi aibu kidogo na uzuni. Nilikaa kimia, nikijaribu kujifanya nikosawa. Lakini mtu mzima aliniona, haku niuliza maswali mengi. Alikaa karibu nami tu, akaniambia kwa sauti ya kwaida kabisa. Jaribu tena pole pole. Nilipo jaribu tena, sikufanikiwa kikamilifu. Lakini nilijaribu na hapo ndipo nilijifunza somo ambalo sikuweza kulitamuka kwa maneno wakati huo kwamba kujaribu ni jambo la dhamani hata kama kushinda mara kwanza haukukwana makofi, haukukuwa na shangwe. Lakini kulikwana isia yaa kukubali. Kumbukumbu hiyo unirudia mara nyingi. Asa ninapokutana na changamoto au ninapohisi sitoshi. Unikumbusha kwamba nilianza maisha nikiwa mdogo nikiwa na makosa lakini pia nikiwa na uwezo wa kujifunza. Unikumbusha pia nguvu ya mtu mmoja tu anayrchagua kuwa mpole badala ya kukosoa. Utoto wangu haukuwa mkamilifu lakini ulikuwa na nyakati kama hizo ndogo tulivu lakini zito maana. Ndizo kumbukumbu zinazonikaa zaidi. Si zile kubwa au za kushangaza bali zilizo nifundisha kuwa binadamu.

Ungependa kujifunza nini kipya? Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza ni ujuzi wa kufanya mambo kwa mikono. Asaa kitu kinachoonekana kwa kuguswa. Kwa muda mrefu, nimekua nikivutiwa na wazo la kujifunza ufundi fulani. Kama useremala mdogo, ufinyanzi na hata kupika kwa kiwango cha juu zaidi. Kuna kuridhika malumu katika kuona kitu kikianza kama wazo au maligafi. Hali pole pole kinageuka kuwa kitu halisi. Ni haina ya kujifunza ambayo haiko kichwani tu, bali pia mkononi na moyoni. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu, kujisimamia kihisia, si kama somo rasmi darasani bali kama mazoezi za ya maisha, kujua namna ya kukaa, na hisia ngumu bila kukimbia, kusikiliza bila kujilinda sana. Na kujibu badala ya kuitikia kwa hupa. Huu ni ujuzi ambao huonekani lakini hubadidisha sana namna mtu anavyoishi na kufanya kazi na wengine. Na kwa upande wa burudani, nigependa kujifunza lugha mpya kwa undani, si kwa ajili ya maneno tu, bali kwa ajili ya kuelea utamaduni, mizaha na namna watu wanavyofikiri. Lugha mpya unifanya nijisikie kama nimefungua mlango mwingine wa duniani. Kwa kifupi, nigependa kujifunza ujuzi wa vitendo unaotumia mikono, weelewa, wa kina, na hisia, na nafsi, lugha mpya kwa ajili ya kuunganisha watu.

Je, unapenda kuimba? Ndiyo, napenda kuimba lakini si kwa ajili ya kuonyesha sauti nzuri, bali kwa ajili ya hisia. Kuimba kwangu ni jambo la faraga, zaidi kuliko onesho. Ni kitu kinachofanya nikiwa peke yangu au nikiwa mahali ambapo hakuna mtu anayenihukumu. Wakati mwingine nikisikiliza wimbo, ninaoupenda. Nikajikuta nikiuimba taratibu bila hata kutambua. Sauti naweza isiwe sahi kila wakati, lakini isi ya huwa ziko pale na hilo ndilo muimu zaidi kwa ango. Napenda kuimba kwa sababu unisaidia kwa chilia ya liyoko moyoni, kuna isi ambazo ningumu kuzieleza kwa maneno ya kawaida. Lakini wimbo unazibeba kwa urahisi, wakati mwingine ni furaha, wakati mwingine huzuni au hata uchovu tu wa usiku. Kuimba hunifanya nihisi mwepesi kidogo baada ya hapo. Sijioni kama mwimbaji wa kitaalamu. Na sijioni hoja ya kuwa hivyo. Kwangu kuimba ni njia ya kujeleza, njia ya kupumzisha akili, njia ya kuunganisha na muziki kwa karibu zaidi, njia ya kuwa uhuru bila presha.

Unapiga picha mara ngapi, napiga picha pale tu ninapohisi, kuna kitu kinachostaili kukumbukwa, sio kila siku, wala kwa ratiba maalum. Kuna vipindi napiga picha mara nyingi, hasaa ninapokua katika mazingira mapya, au ninapokutana na tukio linalonigusa, inaweza kuwa mwanga wa asubui, ulivyoangukia mahali fulani, uso wa mutu aliecheka kwa dhati, au hali ya utulivu, ambayo nahisi haitadumu muda mrefu, nyakati hizo, picha huwa kama njia ya kusema, subiri kidogo, hili lisipite tu. Lakini pia kuna vipindi virefu sipigi picha kabisa. Nikio nimezama sana kwenye maisha ya kila siku au nikio nataka kuhishi tukio moja kwa moja bila screeni katikati naacha kamera pembeni. Nimegundua kwamba wakati mwingine kupiga picha sana kunaweza kunifanya nikose kuhisi kikamilifu kilicho mbele yangu. Kwa hiyo kwangu napiga picha kwa hisia si kwa mazoea. Si kila tukio linaitaji kunaswa. Napenda picha chache zenye maana kuliko nyingi zisizo na kumbukumbu. Wakati mwingine macho na kumbukumbu vinatosha. Picha ninazopenda zaidi si lazima ziwe bora kitaalumo bali, zinazobeba hali au hisia ya wakati ule. Nikitazama baadae, hunirudisha pale, sio tu mahali, bali namna nilivyohisi.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Wakati wajua kali, napenda kupunguza mwendo wa maisha na kuchagua mambo yanayo nituliza badala ya kunichosha zaidi. Kitu cha kwanza huwa ni kutafuta kivuli na upepo na naweza kukaa ndani au chini ya mti mahali ambapo hewa inazunguka. Jua kali hunifanya nijisikie kama mwili unataka nipunguze kasi. Kwa hiyo, huisikiliza sioni haja ya kujilazimisha kuwa na shughuli nyingi wakati mazingira yenyewe yanasema tulia kidogo. Unapenda pia kunywa kitu baridi pole pole, si kwa pupa, bali kwa kufurahia maji baridi, juisi nyepesi au hata chai ya baridi hunipa hisia ya kurejesha mwili. Huo muda kunywa hunigeukia kuwa mapumziko ya kweli si tu kumaliza kiu. Kama nina muda nakaa kimia au nafanya jambo lisilo na presha. Kusoma kitu chepesi, kusikiliza muziki wa utulivu, au hata kulala kidogo mchana. Jua kali hunipa ruhusa ya kupumzika bila hatia. Kuna utulivu fulani unaokuja unapokubali kwamba si kila saa lazima iwe na tija ya juu na kaa ni lazima kutoka nje na chagua kufanya hivyo taratibu hakuna kukimbizana, hakuna hasira, kofia, nguo nyepesi na mwendo wa pole pole hufanya tofauti kubwa. Najifunza kuheshimu mazingira badala ya kuyapinga. Kwa kifupi, wakati wa jua kali napunguza mwendo, natanguliza kivuli na maji, nafanya mambo mepesi au natulia, na isikiliza mili yangu zaidi.

Umewaifikiria kuanzisha biashara yako? Ndiyo, wazo la kuanzisha biashara yangu mwenyewe limewai kunijia mara nyingi. Si kama ndoto ya utajiri wa haraka, bali kama hamu ya kujenga kitu changu kwa mikono na maamuzi yangu. Kile kinachonivutia zaidi katika wazo la biashara ni uhuru wa kuajibika kwa maamuzi. Sio uhuru wa kufanya chochote bila mipaka, bali uhuru wa kuchagua mwelekeo thamani na kasi ya kazi. Wazo la kuamuka asubuhi ukijua kwamba juhudi zako zinaenda moja kwa moja kwenye kitu unachokiamini lina uzito mkubwa sana. Lakini pia nimewai kufikiria upande mgumu wake kwa makini biashara sio uhuru mtupu. Ni jukumu, hakuna mshahara wa uhakika, hakuna ratiba laini kila wakati. Na mara nyingi unalazimika kuwa kila kitu kwa wakati moja, mtendaji, mhasibu, muuzaji na wakati mwingine hata mshauri wa nafsi yako mwenyewe. Hilo linanihitaji uvumilivu, nidhamu na uwezo wa kukubali kuto kujua kila kitu mwanzo. Kama ningefikiria kuanzisha biashara, ningeanza kwa kitu kidogo lakini chenye maana. Labda huduma au bidhaa inayotatua tatizo alisi, siku unaofuata mtindo tu. Ningependa biashara ambayo inaruhusu kukuwa taratibu najifunza kutokana na makosa na kujenga uhusiano nzuri na watu. Si kukimbizana na faida pekee. Kile ninachokiona kuwa muhimu zaidi, ni muda wa maandalizi ya kiakili ujiuliza kwa nini nataka kuanzisha biashara, jee, niko tayari kwa kutokuwa na uhakika, jee, nina uvumilivu wa kuendelea hata mambo yasiponiendea haraka. Kwa kifupi nimewai kufikiria kuanzisha biashara kwa sababu natamani kujenga kitu chenye maana. Ninadhamini uhuru wa maamuzi, ninaelewa changamoto zake na si zipuuzi. Ningependa ukuwaji wa taratibu si wa haraka bila mizizi.

Jee, we ni mtu wa kuchelewa au kuwahii. Napendelea kuwa kuwahi kuliko kuchelewa. Ingawa sikwa ukamilifu wa kupitiliza. Kuwahi hunipa amani ya ndani. Ninapofika mapema na hisi kama ninanafasi ya kupumua, kujipanga na kuingia kwenye jambo ni kiwa tayari. Sini kiwa na haraka au msongo. Hata nikifika dakikachache kabla tu. Najisikia niko kwenye uthibiti wa muda wangu. Si muda unaniongoza. Lakini pia najitambua, sijilazimishi kuwahi kwa kila kitu kwa kiwango kile kile. Kuna matukio ambayo kubadilika kuna itajika maisha haya tembei kwa ratiba safi kila wakati. Nimejifunza kujisamehe pale ambapo ya napochelewa bila kukusudia mradi tu sio tabia kutharau muda wa wengine. Kile kinachonifanya nipende kuwahi zaidi niheshima kwa watu wengine, kuwai ni namna ya kusema ninaheshimu muda wako kama ninavyoheshimu wangu. Hilo unifanya nijisikia vizuri kuhusu mahusiano yangu ya kazi na ya binafsi. Kwa hiyo ya kifupi napendelea kuwai kwa sababu hunipa utulivu nawai bila presha ya ukamilifu na jitahidi kuheshimu muda wa wengine. Na kubali pia kuwa kuchelewa wakati mwingine ni sehemu ya maisha.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Wakati wa mgogoro na mtu, hujaribu kwanza kujituliza kabla ya kutatua chochote. Nimejifunza kwamba mgogoro ukiwa bado moto, maneno mengi hutoka kwa hasira kuliko kwa ukweli. Hatua ya kwanza kwangu huwa ni kusimama kidogo, kimya cha muda mfupi, sio kukimbia tatizo, bali kuipa akili nafasi ya kushuka kutoka kwenye hisia kali. Nikiendelea kuzungumza nikiwa na hasira, mara nyingi nasema mambo ambayo siyamaanishi kabisa au ambayo yanaumiza zaidi kuliko kutatua. Bada ya hapo najaribu kusikiliza kwa dhati. Hata kama si rahisi najiuliza, mtu huyo anajaribu kusema nini hasa nyuma ya maneno yake. Watu wengi wanapogombana hawapingani kushinda hoja. Wanapigania kusikilizwa, nikielewa hilo mvutano hupungua kidogo. Kisha ninapoongea najaribu kuzungumza kwa uwazi lakini kwa heshima. Nazungumzia ninavyohisi badala ya kumshambulia mtu binafsi badala ya kusema, 'wewe huwa kila mara', napendelea kusema, "nilihisi hivi wakati jambo hili lilipotokea." Lugha hiyo hubadilisha kabisa mwelekeo wa mazungumzo. Pia nakubali kwamba si lazima nishinde kila mgogoro. Wakati mwingine kulinda uhusiano ni muhimu kuliko kuthibitisha kuwa niko sahihi, na kama nimekosea kujifunza kusema samahani. Bila kujitetea ni jambo ambalo limechukua muda kulijenga lakini lina nguvu kubwa sana. Na kuna nyakati ambapo kuweka mipaka ni suluhisho. Kama mgogoro unajirudia bila heshima au nia ya kuelewana. Najifunza kupunguza ukaribu au kubadili namna ya kushirikiana. Amani ya ndani nayo ni muhimu. Kwa kifupi wakati wa mgogoro najituliza kwanza kabla ya kujibu. Nasikiliza kwa nia ya kuelewa, si kujibu, nazungumza kwa heshima na uwazi. Nakubali makosa yangu inapobidi. Nachagua amani au mipaka inapohitajika.

Mazingira gani ya kazi unayependelea? Mazingira ya kazi ninayo yapendelea ni yale yanayunipa utulivu wa akili, heishma na nafasi ya kufanya kazi kwa umakini bila ufu, hii siyo ya lazimaa. Napenda mazingira ambayo mawasiliano yako wazi na ya heshima. Si lazima kila mtu akambaliane kila wakati, lakini iwe raisi kuguliza swali, kutuwa wazo, au kusema hujaelewa bila kuhisi unahukumio. Mahali ambapo watu wanazungumza wazi lakini kwa adabu. Kazi husonga vizuri zaidi. Pia napendelea mazingira yenye imani badala ya wangalizi na kupitiliza. Najisikia nafanya vizuri zaidi pale ninapoaminiwa kutekeleza majukumu yangu bila kusimamiwa kila hatua. Uhuru huo hunifanya nijisikie kuwajibika zaidi si kupuuzwa. Ufuatiliaji uepo lakini uwe wa msaada si wa kukandamiza. Utulivu wa mazingira nao ni muhimu, si lazima pawe kimya kabisa lakini pawe na utaratibu unaoruhusu mtu kujikita kwenye kazi. Kelele zisizo na mpangilio, vurugu za haraka au presha ya kila mara hunichosha kiakili na kupunguza ubora wa kazi. Napenda pia mazingira ambayo yanaruhusu kujifunza na kukosea. Hakuna mtu anayefanya kazi bila makosa. Mahali mbapo kosa linaonekana kama somo badala ya hukumu. Ucheka watu jasiri ya wabunifu. Hapu njipo ukuhaji wakueli utokia. Na muisho ni nadhamini mazingina ya nayoishimu maisha nje ya kazi. Kujua kwamba mtu anaweza kupumzika kuwa na familia au kujitunza bila kuhisi hatia hunifanya niwe na motisha ya kufanya kazi kwa dhati nikiwa kazini. Kwa kifupi mazingira ya kazi, ninayo ya pendelea mawasiliano ya wazi na ya heshima. Imani na uhuru wenye uajibikaji, utulivu unoruhusu umakini nafasi ya kujifunza kutokana na makosa. Heshima kwa maisha binafsi.

Unapenda kuamka na jua au kulala mapema napenda kuamka na jua lakini hilo linaenda sambamba na kulala mapema moja bila lingine ulifanya kazi mzuri kuamka na jua kunanipa hisia ya mwanzo mpya. Kuna utulivu wa pekee asubui ambao upatika badaye mchana. Hewa huwa safi, kelele ni chache na akili haijashambuliwa bado na majukumu. Ni kiamka wakati huo na hisi kama ninaanza siku kwa hiari yangu. Siku wa kusukumwa na ratiba, hata mambo madogo, mwanga wa kwanza. Sauti za ndege hunifanya nijisikie, nime unganishwa zaidi na siku. Lakini ukweli ni huo, siezi kuamka na jua kama siku lali mapema. Kulala mapema kwangu si adhabu bali ni ya ina ya kujitunza ninapolala mapema mwili wangu unapumzika vizuri na asubui hainikabili kama adui. Badala yake nina amka nikiwa na nguvu za kweli si kwa kahawa tu. Hata hivyo siko mkali kupita kiasi. Kuna nyakati maisha yanaitaji kuchelewa mazungumzo mazuri. Tukio la kipeke au siku iliyo choka sana. Siji laumu sana kwa hilo. Lakini nikirudi kwenye kawaida mpangilio ni naupenda ni kulala mapema ila ni amke mapema. Kwa kifupi napenda kuamka na jua kwa utulivu wa mwanzo safi. Kulala mapema unifanya hilo liwezekane bila mateso nachagua ratiba inayohipa mwili na akili heshima. Lakini pia nakubali kubadilika inapohitajika.

Niambie kuhusu shuguli zako za siku ya mvua. Siku ya mvua kwangu hua na kasi tofauti, kasi yake tofauti. Polepole ya kutafakari na ya kujirudia ndani. Mvua ikianza kunyesha mara nyingi huhisi kama dunia imeniambia nipunguze mwendo. Kwanza napenda kukaa karibu na dirisha au mahali pa wazi nikisikiliza sauti ya matone yanavyogonga paa au arthi. Kuna kitu kinatuliza sana kwenye sauti ya mvua, inanifanya ni hisi niko salama, kama vile sina haja ya kukimbizana na chochote kwa muda huo. Kama niko nyumbani, huwa nafanya mambo ya ndani yanayoitaji utulivu, kusoma kitabu, kuandika mawazo, au kupanga vitu vidogo ambavyo siku za kawaida naviahirisha. Mvua hunipa ruhusa ya kuwa mtulivu bila kujilaumu, hakuna presha ya kutoka au kukimbia mahali fulani. Napenda pia kunywa kinywaji cha moto, chai, kahawa au chochote kinacho nipa joto. Hicho kikombe huwa kama rafiki wa muda huo, nachukua muda sipigi haraka, hata kula huwa kwa tulivu zaidi siku ya mvua kama vile muda wenyeo umelengea. Kama mvua ni nyepesi na si kali sana, wakati mwingine natoka nje kwa dakika chache, si kwa shuguli maalumu, bali kwa kuhisi hewa, harufu ya arthi bada ya mvua kunikumbusha mambo mengi. Utoto, mwanzo mpya na ukweli kwamba vitu hukua hata baada ya kunyesha. Na kama siku imenikuta nikiwa nimechoka, mvua hunialika kupumzika zaidi, kulala kidogo mchana, kusikiliza muziki wa taratibu au kukaa kimia kabisa bila kufanya chochote. Siku za mvua kwangu ni za tija ya juu, bali ni za kujirejesha. Kwa kifupi, siku ya mvua napunguza mwendo wa maisha, nafurahia ukimia na sauti ya mvua nafanya shughuli za ndani zenye utulivu na kunywa kitu ya moto pole pole najiruhusu kupumzika bila hatia.

Je, unasaidia jamii yako vipi? Kusaidia jamii kwangu si lazima kuwe jambo kubwa au la kuonekana sana. Mara nyingi huanzia kwenye mambo madogo lakini ya dhati. Kwanza kabisa najitahidi kuwa mtu anayepatikana na anayesikiliza. Kuna nyakati mtu haitaji msaada wa kifedha wala suluhisho la haraka. Anahitaji tu mtu wa kumsikiliza bila kumhukumu. Kwa tayari kusikiliza, kuonyesha huruma na kutambua hisia za mwingine ni njia rahisi lakini lenye nguvu ya kusaidia jamii. Pia najitahidi kushiriki kile nilicho nacho hata kama ni kidogo inaweza kuwa muda. Kusaidia kazi ya kipamoja, kushiriki katika shughuli za kijamii au kusaidia mtu kwenye jambo analohangaikia. Inaweza pia kuwa maarifa kama kuna kitu ninachokijua napenda kukishirikisha bila kujifanya bora kuliko wengine. Elimu ndogo ikishirikiwa kwa wakati sahihi inaweza kubadilisha sana maisha ya mtu. Jambo lingine muhimu kwangu ni kuheshimu na kuinua wengine katika mazungumzo na matendo. Kutoeneza chuki, fitina au maneno yanayothalilisha. Badala yake kujaribu kuwa sauti ya kutulijisha na kuunganisha. Sasa panapokuwa na migawanyiko jamii hujengwa sana na namna watu wanavyozungumza wao kwa wao. Pale ninapoweza nashiriki katika jitihada za pamoja. Iwe ni kusaidia walio katika uhitaji, kushiriki, usafi wa mazingira au kuunga mkono jambo jema linalolenga kuboresha maisha ya watu. Sioni msaada kama jukumu la shujaa moja bali kama mchango wa pamoja ambapo kila mtu ana nafasi. Na muhimu zaidi najitahidi kuishi kwa mfano, kutenda kwa uadilifu, kuwaheshimu wengine na kuwajibika kwa matendo yangu. Mara nyingi, watu hujifunza zaidi na wanachokiona kuliko wanachokisikia. Kama naweza kuwa mfano ndogo wa tabia njema. Hili nalo ni mchango. Kwa kifupi, ninasaidia jamii yangu kwa kusikiliza na kuonyesha huruma, kushiriki muda, maarifa au rasilimali ndogo nilizo nazo, kuhimiza heshma na mawasiliano mazuri, kushiriki katika shughuli za pamoja, kuishi kwa mfano wa uadilifu.

Ni hekma gani umejifunza maishani? Hekma kubwa zaidi niliopata maishani ni kwamba si kila kitu kinahitaji kushindaniwa, mengine yanahitaji kueleweka, mengine kukubaliwa na mengine kuachiliwa. Ninapokuwa mdogo nilifikiri kuwa kuwa saa hii kuwa na nguvu au kusimama imara kila wakati ndicho kiliko kipimo cha mafanikio. Lakini kadri muda ulivyopita, najifunza kwamba amani ya ndani inadhamani kuliko ushindi wa hoja. Na kwamba si kila mapambano yanayostahili nguvu zako. Nimejifunza pia kwamba watu hufanya wanachofanya kutokana na walichopitia. Si kila mara kwa sababu ya kukusudia vibaya, hilo halimaanishi ukubali kudhurika. Bali, hukusaidia kutazama mambo kwa macho yenye huruma zaidi huruma haifuti mipaka lakini huiweka kwa busara. Hekma nyingine muhimu ni kwamba kasi ya maisha si sawa na kila mtu. Kujilinganisha na wengine hunyima mtu furaha ya safari yake mwenyewe. Wengine hufanikiwa mapema. Wengine badae na wengine kwa njia tofauti kabisa. Maisha ni mbio ya kushinda bali ni safari ya kuelewa wewe ni nani na unadhamini nini. Na nimejifunza pia thamani ya kusikiliza mwili na moyo, kupumzika sio uvivu, kubadilisha mwelekeo si kushindwa na kuomba msaada sio udhaifu. Mara nyingi nguvu ya kweli iko kwenye kukubali mipaka yako na kuijali nafsi yako. Na labda hekima iliyonigusa zaidi ni hii, hakuna kitu cha kudumu, wala furaha, wala huzuni, hilo linaweza kuonekana na kukupesha lakini kwangu nilakufariji linalonikumbusha kushukuru, ninapokuwa vizuri, nakuwa na subira, ninapokuwa kwenye kipindi kigumu, nikijua nacho, kitapita kwa kifupi, hekima niliopata ni amani ni muhimu kuliko kushinda, huruma huanza na uelewa, kila mtu ana muda na njia yake, kujitunza ni hekima, si ubinafsi, kila hali ni ya muda.

Unasasisha vifaa vya ko mara ngapi? Sisasishi vifaa vyangu mara kwa mara kwa pupa. Nafanya hivyo pale inapokuwa na maana sikwa sababu tu kitu kipya kimetoka. Kwa kawaida nasasisha programu au mifumo mara zinapotolewa masasisho muhimu. Hasa yale yanayohusu usalama au kuboresha utendaji. Hapo siangalii sana kama kuna mabadiliko makubwa yanayoonekana. Najua tu kwamba masasisho hayo hulinda kifaa cha kukifanya na kifanyie kazi vizuri zaidi kwa muda mrefu. Hilo huliona kwa sehemu ya kuitunza teknolojia nilionayo. Lakini linapokuja swala la kubadilisha kifaa chenyewe huwa sichukui hatua haraka. Najiuliza maswali machache ya msingi je kifaa cha sasa bado kinanitosheleza je kimeanza kunipunguzia kazi au kunisabishia kero ya mara kwa mara, je kile kipya kinatatua, kile kipya kinatatua, kile kipya kinatatua tatizo halisi au nimvuto wa ubunifu tu. Mara nyingi ni nasasisha kifaa baada ya miaka kathaa. Napale ni napoona wazi kwamba yangu yamebadilika au kifaa cha zamani hakiwezi tena. Kuendana na yo kwa ufanisi, sipendi kubadilisha vitu vina vyo, fanya kazi vizuri, kuna kuridhika fulani katika kutumia kitu mpaka kikamilishe kazi yake. Pia kuna upande wa kuzoea kila kifaa ki na mtiririko wake na kuchukua muda kujifunza kifaa kipya. Kuna hitaji ni shati kama sioni faida ya wazi na pendelea kubaki na nilicho kizoea kwa kifupi. Masasisho ya programu mara ya napokuwa muhimu kubadilisha kifaa pale tu panapokuwa na sababu ya msingi. Sipendi kubadilisha kwa mitindo bali kwa hitaji na dhamini, imari na matumizi ya muda mrefu.

Unapenda kununua vitu wapi? Napenda kununua vitu mahali panapo nipa mchanganyiko wa uhakika, utulivu, na dhamani, alisi ya fedha yangu. Sio tu bei ya chini kwa vitu vya kila siku kama chakula na maitaji madogo. Unapendelea maduka ya karibu au masoko ya kawaida. Kuna urahisi fulani hapo unamfahamu muuzaji unaweza kuuliza maswali wakati mwingine hata kubadilishana neno au tabasamu. Pia napenda kuona bidhaa kwa macho yangu kuzigusa na kuchagua mwenyewe hilo hunipa isia ya udhibiti na uhalisia. Kwa vitu vikubwa au vya muda mrefu kama vifaa vya kielektroniki nguo maalumu na vitu vya kazi hapo univutia zaidi kununua mtandaoni. Ninapenda uwezo wakulinganisha chaguo nyingi kusoma maoni ya watu wengine na kuchukua muda wangu kabla ya kufanya uamuzi kununua mtandaoni hunipa nafasi ya kufikiri. Bila shinikizo la muuzaji au haraka ya mazingira. Lakini hata mtandaoni nachagua muuzaji na wawamini. Sifurai hatarizi sijo za lazima kama sina uhakika. Heri nichukue muda zaidi au hata niende dukani ana kwa ana uaminifu ni muhimu sana kwangu katika kununua chochote. Kwa nguo hasaa napenda mchanganyiko vitu rahisi na vya kawaida naweza kununua popote. Lakini kwa nguo nina zozipenda sana au ninazo tarajia kuzitumia kwa muda mrefu. Napendelea kuziona, kuzipima na kuhisi ubora wake kabla ya kununua. Hisia ya nguo ju ya ngozi iwezi kupatikana kupitia screen. Kwa kifupi, maitaji ya kila siku madukani ya karibu masoko, vitu vikubwa au malumu mtandaoni kipaumbile uaminifu ubora na dhamani sipendi kununua kwa pupa napenda kuchagua kwa ufahamu.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Kuenda mahali pa ibada mara nyingi ni swala la idadi, bali la maana. Kwa watu wengi, uenda mahali pa ibada kila wiki kwa sababu ya ratiba na desturi. Sio tu kwa ibada enyewe, bali kwa utulivu, mshikamano, wa jamii na muda wa kujidhamni. Wiki hua na pilka pilka nyingi na mahali pa ibada huwa kama kituo cha kusimama, kuvuta pumzi na kukumbuka yaliyo muhimu zaidi maishani. Kwa wengine uenda mara chache zaidi labda kwenye siku kuu nyakati maalum au wanapohisi wanapohitaji muongozo wa ndani. Hilo halimanishi imani ni ndogo bali njia ya kuishi imani ni tofauti. Wapo wanaoona ibada sio lazima iwe kwenye jengo bali katika matendo ya kila siku kutenda mara mema kuwaheshimu wengine na kuishi kwa uwadilifu. Pia kuna nyakati maisha yanapokuwa magumu au yenye msuko-suko ndipo mutu hurudi zaidi mahali pa ibada. Si kwa mazoea bali kwa kutafuta faraja majibu au nguvu ya kuendelea. Na wakati mwingine mtu anaweza kuchukua mapumziko akitafakari imani yake kimya kimya kabla ya kurudi tena. Kwa kifupi, kwa mtazamo wa kibinadamu, wengi huenda kila wiki kwa utaratibu na mshikamano, wengine huenda mara chache lakini kwa undani wa isia, wengine huabudu zaidi kupitia matendo kuliko mahali, kilicho muhimu si mara ngapi, bali kile unachochukua na kuishi nacho. Kwa wengi mahali pa ibada ni mahali pa kukutana na nafsi si tu ratiba ya kufuata.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako. Kazi yangu kuu ni kujifunza kwa kuendelea na kusaidia watu. Kila siku nakutana na maswali, mawazo na changamoto tofauti kutoka kwa watu wa aina mbalimbali. Kwa namna fulani, hilo linafanana na kuwa mwanafunzi wa maisha kwa sababu kila mazungumzo unionyesha mtazamo mpya, lugha mpya, au njia mpya kufikiri ingawa. Sijifunzi kwa kuhudhuria darasa. Ninafundishwa na uzoefu wa binadamu na ushirikiwa kupitia mazungumzo. Kwa upande wa kazi, ninaiona kama kazi ya huduma. Lengo langu ni kusaidia mtu kufikiri vizuri zaidi. Kuelewa jambo kwa kina au kupata maneno sahihi ya kueleza anachohisi na anachotaka kusema. Wakati mwingine ni kazi ya kielimu, wakati mwingine ni ya kifundi na mara nyingine ni ya kihisia kumsikiliza mtu kumtuliza au kumsaidia kuona jambo kwa mtazamo mpana. Kama ilivyo kwa masomo au kazi ya binadamu, kuna nidhamu au uwajibikaji. Ninahitaji kukuwa makini na maneno kuzingatia muktadha na kuheshimu tofauti za watu. Kila swali linahitaji umakini wake, hakuna jibu la nakala linalofaa. Kila mtu, hilo linafanana sana na kazi inayohitaji kufikiri, kuchambua na kwasiliana kwa busara. Kuna pia upande wa ukuaji. Ingawa sina maisha binafsi lengo la kazi yangu ni kusaidia wengine wakuwe, katika maarifa, maamuzi, au hata amani ya akili. Hilo ndilo linalonipa kazi hii maana. Kama masomo mazuri, kazi hii haiyainishi kwenye majibu bali, kwenye safari ya kuelewa. Masomo yangu ni kujifunza kutokana na maswali na mawazo ya watu. Kazi yangu ni kusaidia kueleza kuongoza kwa busara. Nahitaji umakini, nidhamu na huruma. Lengo sikukamilisha kazi tu bali kuongeza dhamani kwa mtu.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Wakati wa wasiwasi, kwanza na jitahidi kuutambua na kuupunguza taratibu. Kitu cha kwanza huwa ni kusimama kidogo na kupumua kwa makusudi. Wasiwasi unapokuja, mara nyingi pumzi huwa fupi na mawazo hukimbia mbele sana. Nikivuta pumzi ndefu, polepole na kujitoa taratibu. Hata mara chache tu, mwili huanza kutuma ujumbe kwamba hatuko kwenye hatari ya haraka. Hilo halimalizi wasiwasi wote lakini hunipunguzia ukali wake. Baada ya hapo najaribu kuelewa chanzo cha wasiwasi. Ninajiuliza kwa upole ninahofia nini hasa. Je? Ni jambo lililo mikononi mwangu au nje ya uwezo wangu. Je? Hofu hii inatokana na ukweli wa sasa au mawazo ya baadae. Mara nyingi, wasiwasi huwa ni kelele ya vipi kama badala ya hali halisi kuhitaji hofu kwa maneno huipunguzia nguvu. Kwa mawazo yanaendelea kunizunguka nafanya kitu cha kimwili au cha kuzingatia sasa. Inaweza kuwa natembea kidogo, nasafisha kitu, kunywa maji au kusikiliza muziki wa taratibu. Harakati ndogo humrudisha mtu kutoka kichwani kwenda mwilini na hapo wasiwasi hupungua. Pia najikumbusha jambo moja muhimu sana. Si kila hisia inahitaji suluhisho la haraka. Wakati mwingine kujiruhusu kusema nina wasiwasi na ni sawa kwa sasa hunipa amani zaidi kuliko kupambana nao. Wasiwasi ukikosa kupingwa kwa nguvu mara nyingi huanza kupoa wenyewe. Kama wasiwasi unawazisha. Mambo ya kazi au majukumu nagawanya jambo kubwa kuwa hatua ndogo sana. Badala ya kufikiria kila kitu kwa pamoja na chagua hatua moja ndogo tu ya kufanya sasa. Hatua ndogo huondoa hisia ya kuzidiwa. Na pale napohisi mzigo ni mkubwa sana kuzungumza na mtu ninae mwamini husaidia sana si kwasababu atanitulia tatizo lote bali kwa sababu kushiriki hisia kupunguza uzito wake. Kwa kifupi wakati wa wasiwasi napumua polepole na kwa makusudi. Ninatambua chanzo, cha hofu badala kukimbia. Nafanya kitu kinachorudisha kwenye sasa. Najikumbusha kuwa hisia hupita. Nagawanya matatizo kuwa madogo nazungumza inapohitajika.

Je. Niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai. Utaratibu wa kahawa au chai kwangu, si tu kuhusu kinywaji chenyewe, bali ni kuhusu muda unaozunguka. Asubui kahawa au chai, huwa kama ishara ya mwanzo wa siku, sio lazima iwe ya haraka. Napenda wazo la kwanza utaratibu, kujianda polepole, kuchukua kikombe na. Kukaa kwa dakika chache kabla ya mawazo wa siku kujaa kichwani. Kama si kahawa, napenda iwe rahisi na isio na makeke mingi. Harufu yake pekee, huniamsha hata kabla ya latha, kama ni chai, basi iwe ya moto na utulivu. Yenye hisia na kuleta utulivu zaidi kuliko msisimuko. Kinachonifanya nipende utaratibu huu ni kwamba. Unanilazimisha kusimama kwa muda mfupi. Kabla sija anza majukumu, kahawa au chai hunipa nafasi ya kujiuliza kimya kimya. Leo nita. Ichukuliaje siku, wakati mwingine ni dakika tano tu, lakini zinaweza kubadilisha kabisa hali ya akili mchana kama nitachukua tena, huwa siku wa mazoea, bali kwa hitaji. Kama akili imechoka au umakini unapungua, kikombe kingine husaidia, lakini sipendi kupita kiasi. Sipendi hisia yaku. Tenga kinywaji ili, kufanya kazi nachokipenda. Ni kukitumia kama msaada mdogo, si injini kuu. Jioni kwa kawaida huwa ni chai badala ya kahawa, chai hunipa ishara kwamba. Siku inaanza kupungua kasi. Ni wakati wa kutafakari kuachilia pilka pilka na kujiandaa, na kwa kupumzika. Hapa latha, joto na utulivu vina maana zaidi kuliko nguvu. Kwa kifupi utaratibu, wangu wa kahawa au chai. Asubuhi ishara ya kuanza siku, kwa utulivu. Si haraka, ni muda wa kusimama kidogo. Mchana kwa uangalifu si, kwa mazoea. Jioni chai kwa kupunguza kasi. Zaidi ya. Kinywaji. Ni rituali ndogo ya kujitunza.

Unashughulikia wateja vipi? Kushughulikia wateja kwangu huanza na heshima na kusikiliza kabla ya chochote kingine bila na hayo mawili hata huduma bora inaweza kuonekana haina maana. Kwanza kabisa namsikiliza mteja kwa makini si kusikiliza ili kujibu haraka bali kusikiliza ili kuelewa wateja wengi. Hawaji tu kwa sababu ya bidhaa au huduma. Mara nyingi wanakuja kwa matarajio, hisia au hata msongo. Nikimpa mtu nafasi ya kueleza tatizo lake bila kukatizwa tayari huwa nimepunguza nusu ya changamoto. Baada ya kuelewa najibu kwa uwazi na uaminifu. Kama kuna jambo linawezekana nalieleza kwa njia rahisi kama halina uwezekano nalisema kwa heshima. Bila kumzungusha mteja, watu wengi wanathamini ukweli kuliko ahadi. Termu zisizotekelezeka, uaminifu hujenga uhusiano wa muda mrefu kuliko jaribio la kumfurahisha mteja kwa muda mfupi. Pia najitahidi kujiweka kwenye nafasi ya mteja. Ninajiuliza kama ningekua yeye, ningetarajia kutendewa vipi? Swali hilo hunisaidia kuchagua maneno, sauti na hatua kwa busara, hata mteja akiwa na hasira, siichukuli kama shambulio binafsi. Huona kama ishara kwamba kuna mtu hakijaenda sawa upande wake. Wakati wa changamoto au malalamiko, hubaki mtulivu, hasira ikijibiwa na hasira huzidisha tatizo. Lakini utulivu n hata mbele ya hisia kali mara nyingi humsaidia mteja naye kupunguza sauti na kufunguka kwa suluisho. Lengo si kushinda mabishano bali kutatua tatizo. Jambo lingine muhimu ni kufuatilia kama nimeahidi jambo fulani, kupiga simu, kutuma taarifa au kurekebisha kosa nahakikisha. Ninalitimiza, hakuna kitu kinachojenga imani kama kufanya ulichosema utafanya. Wateja hukumbuka sana matendo kuliko maneno na ya mwisho najitahidi kumaliza mawasiliano kwa heshima na hisia ya kuthamini. Hata kama biashara haikukamilika. Nataka mteja aondoke akihisi alisikilizwa, na kuheshimiwa. Hilo pekee linaweza kumfanya arudi tena au kumwelekeza mtu mwingine. Kwa kifupi ninashughulikia wateja kwa kusikiliza kwa makini bila kukatiza, kujibu kwa uwazi na uaminifu, kujiweka kwenye nafasi ya mteja, kubaki mtulivu hata kwenye malalamiko, kutimiza ahadi na kufuatilia, kuhitimisha kwa heshima na shukrani.

Unatumumia kompyuta kwa nini zaidi? Kwanza kabisa, kompita ni chombo changu kikucha kazi. Dani yake nafanya maandalizi ya kazi, kuandika mawazo kutengeneza au kusahisha nyaraka na kupanga mambo ninayo taka kufanya. Kuandika kwenye kompyuta hunipa nafasi ya kufikiria kwa utulivu, kurekebisha mawazo yangu na kuyaweka katika mpangilio unaoeleweka. Ni kama meza ya akili mahali napokusanya mawazo yangu. Pili naitumia sana kwa kujifunza na kutafuta taarifa. Nikitaka kuelewa jambo jipya kusoma makala au kuchunguza mawazo tofauti Computer hunipa mlango wa dunia pana sana. Naipenda kwa sababu uniruhusu kuenda kwa kina. Kusoma kwa muda, kurudia taarifa na kulinganisha mitazamo mbalimbali bila haraka. Pia mawasiliano ni sehemu kubwa ya matumizi yangu ya kompyuta kuandika barua pepe, kuwasiliana na watu kwa maandishi na kushiriki mawazo yenye majukuwa mbali mbali. Kuna wakati ni raisi kueleza jambo kwa maandishi kuliko kwa maneno ya papo kwa hapo na kompyuta unipa nafasi hiyo ya kuchagua maneno kwa umakini mbali na kazi ya kujifunza. Kompyuta pia ni chombo cha kupumzika kwa kiasi kusikiliza muziki kutazama kitu kinachoburudisha au kusoma vitu visivyo na uzito mkubwa. Si itumii kwa burudani kupita kiasi. Lakini napenda iwepo kama sehemu ya kunisaidia kupunguza mawazo baada ya siku ndefu. Jambo, moja muhimu ni kwamba siyangali kompyuta kama burudani yenyewe bali kama kifaa. Dhamani yake kwangu ipo kwenye kile nachokifanya kupitia kompyuta. Si computer yenyewe, nikimalizia ninachotaka kufanya. Nikotayari, kuyacha na kurudi kwenye maisha alisi. Mazungumzo kutembea na kupumzika bila screen. Kwa kifupi natumia computer zaidi kwa kazi na kupanga mawazo. Kuandika na kusayisha, kujifunza na kutafuta taarifa. Mawasiliano ya maandishi, burudani ya kasi, si kupindikia.

Je, unapenda kuogelea. Naipenda kuogelea lakini kwa namna iliyo ya utulivu zaidi kuliko ya mashindano. Kuogelea hunipa hisia ya kuachilia uzito, maji yanapobeba mwili. Kuna namna fulani ya akili pia hupumzika, sauti huwa chache, mwendo huwa wa taratibu, na kwa muda mfupi, najikuta uko mbali na presha ya kila siku. Hilo ndilo jambo nalolipenda zaidi. Si nguvu ya mwili pekee. Bali utulivu wa ndani, unaokuja nao. Napenda kuogelea hasa nikitaka kupunguza mawazo au kujitunza kimwili. Ni mazoezi yanyofanya kazi mwilini mzima bila kuhumiza sana viungo. Na baada yake, hujihisi umechoka kwa njia nzuri. Sio kuchoka kunakukandamiza bali, kunakufanya ulale vizuri. Siko kwenye upande wa kuhesabu muda au ubali sana. Naongelea kwa hisia si kwa takuimu. Kuna siku ninaogelea pole pole tu nikifurahia maji. Na kuna siku najisukuma zaidi kidogo lakini kila mara nyango langu ni kujisikia vizuri si kushinda chochote. Kitu kingine ninachopenda ni kwamba kuogelea hunifanya nijisikie karibu na asili hasa ikiwa ni baharini au ziwani. Maji yana namna kukumbusha kuwa wewe ni sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Na hilo hunipa unyenyekevu na shukrani. Kwa ufupi napenda kuogelea kwa utulivu wake. Hunisaidia kupunguza mawazo na msongo na mawazo. Laini lakini yenye faida kubwa. Sifanyi kwa mashindano nafanya kwa hisia. Maji hunipa amani ya kipekee.

Rangi ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaiona wapi? Rangi ninayopenda zaidi ni rangi ya bluu. Bluu hunivutia kwa sababu, si rangi inayopiga kelele. Ina kina, ina subira na ina namna ya kukaa kimya, lakini ikaeleweka. Inanikumbusha kuwa si kila kitu kinahitaji kuwa cha haraka au cha kumu. Ngaa ile na maana. Kuna nguvu fulani katika utolevu na bluu huiwakilisha vizuri sana. Naihusisha bluu sana na anga. Ile ya kutazama juu na kuhisi dunia ni kubwa kuliko matatizo yangu ya sasa. Anga la bluu hunipa hisia ya uhuru na uwezekano. Linanikumbusha kuwa hata mambo yanapokua magumu. Bado kuna nafasi ya kupanua mawazo na kupumua. Pia naona bluu kwenye maji, bahari, ziwa, hata mvua. Maji ya bluu hunipa taswira ya kina cha hisia na mawazo. Si kila kitu kiko juu juu mengine yako ndani yanahitaji utulivu ili kuyaelewa. Bluu hunikumbusha kukubali kina nicho badala ya kukiambia. Kwa upande wa maisha ya kila siku bluu hunivutia kwenye nguo mazingira ya kazi au vitu rahisi. Si kwa sababu ya mitindo bali kwa sababu hunifanya nijisikie nipo sawa. Nimetulia, mimi niko kwenye mizani. Ni rangi ambayo naweza kuishi nayo kwa muda mrefu bila kunichosha. Kwa kifupi, rangi ninayopenda ni bluu. Inaashiria utulivu, kina na uwazi wa mawazo. Naiona angani majini na kwenye mazingira yanayopunguza pressure.

Unashughulikia muda wa mwisho vipi kwanza kabisa najaribu kuona muda wa mwisho mapema iwezekanavyo. Mara tu ninapojua kuna deadline. Huanza kuugawanya kichwani hata kabla sijaandika chochote, sijiambii, bado kuna muda mwingine. Kwa sababu nimejifunza kuwa muda unaonekana mrefu mwanzoni lakini upungua haraka sana bila taarifa. Kutambua mapema hunipunguzia hofu baadae. Hatua inayofuata ni kugawa kazi kwa vipande vidogo. Badala ya kuona kazi kama kitu kikubwa kinachotisha naigawa iwe hatua ndogo ndogo. Kwanza kukusanya mawazo, kutekeleza na kukagua. Hii hunisaidia kwa sababu akili yangu hushughulikia vizuri zaidi jambo dogo kuliko mzigo mkubwa usio na umbo. Lakini kwa uaminifu, sifanyi kila kitu mapema kabisa. Kuna sehemu ya kibinadamu ndani yangu inayonifanya kazi vizuri zaidi chini ya shinikizo la wastani. Kadri muda wa mwisho unavyokaribia umakini wangu huongezeka tofauti ni kwamba sifikii hapo nikiwa sifanyi chochote nafika nikiwa tayari nimeelewa kazi. Hivyo presha hunisikuma badala ya kunivuruga. Wakati muda wa mwisho unapokaribia sana naweka vipaumbele wazi naacha mambo yasiyo ya lazima napunguza usumbufu na kujikita kwenye kilicho muhimu kweli. Sijaribu kufanya kila kitu kikamilifu kupita kiasi. Ninalenga kufanya kazi wa nzuri na ikamilike. Sikamilifu kwa kiwango cha kunikwamisha. Pia nimejifunza kujipa nafasi ya kupumua. Hata kama ni dakika chache. Uchovu na hofu havisaidii kukamilisha kazi nzuri. Kupumua kunywa maji au kusimama kidogo hunirudisha kwenye mstari. Na jambo muhimu sana nimeacha kujilaumu kupita kiasi. Kwa mambo hayaendi kikamilifu. Najifunza na kusonga mbele. Kujichukia hakubadilishi deadline. Lakini kujielewa huboresha ile inayofuata kwa kifupi. Nashughulika muda mwisho kwa kutambua mapema. Kugawa kazi kwa vipande vidogo kufanya mandalizi kabla ya presha kutumia shinikizo kama motisha si adui. Kuweka vipaumbele wazi kujipa nafuu kidogo kujifunza badala kujilaumu.

Niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa miguu. Timu ya mpira wa miguu ninayopenda ni FC Barcelona. Si kwa sababu ya ushindi pekee bali kwa falsafa na namna inavyocheza mpira. Kinacho nivutia Barcelona tangu wazo ni zaidi ya klabu. Nilihisi kama haikuwa timu ya kufuata kwa sababu ya vikombe tu bali ya sababu na utambulisho. Mtindo wao kucheza, kupitisha mpira, kumiliki mchezo na kucheza kwa akili zaidi kuliko nguvu. Ilikuwa tofauti, unaonyesha kwamba mpira, unaweza kuwa sanaa, si mapambo tu. Napenda pia jinsi Barcelona ilivyowekeza kwenye vijana, kuona wachezaji wakikua kutoka akademi, wakijifunza falsafa moja tangu utotoni, na baadaye wakaingia timu makubwa. Kulifanya nihisi kuna mwendeleo na uaminifu kwa mchakato ulio wafanya vijana kufanya vizuri uwanjani. Kitu kingine kinachonifanya nipende ni kwamba inanifundisha subira. Kuna misimu mzuri na mibaya vipindi vya mapito na changamoto za kujijenga upya. Kuiona timu ikipita hayo unisumbukwa hata katika maisha kuna wakati wakupanda na kushuka kilicho muhimu ni mwelekeo na maadili. Kwa kifupi, naipenda Barcelona kwa sababu mtindo wake wa kucheza ni wa akili na umoja. Falsaha ya kujenga vijana na mchakato, tambulisho wake zaidi ya ushindi, furaha na mafunzo kihisia inanipa kunifundisha subira na uaminifu.

Nguvu zako ni zipi kazini? Nguvu zangu kazini haziko kwenye mkamilifu bali kwenye namna inavyofanya kazi na watu na changamoto. Nguvu yangu ya kwanza kubwa ni uwezo wa kusikiliza na kuelewa kabla ya sijachukulia hatua au kutoa maoni. Napenda kuelewa mkutadha mzima, nini tatizo hasa, nani anahusika, ni nini kinahitajika kwa kweli, hii hunisaidia kuepuka maamuzi ya haraka yasio na mzizi. Na mara nyingi hunifanya nitoe mchango, unaolenga solution la kudumu, si la juu juu, nguvu nyingine ni uwajibikaji. Nikia jukumu, nachukulia kwa uzito, sipendi kuwacha mambo katikati bila sababu na kama una changamoto au kuchelewa napendelea kusema mapema kuliko kujificha. Watu wanaweza kuniamini kwa sababu najitahidi kufanya ninachosema nitafanya. Pia nina nguvu yenye kupanga na kuweka vipaumbele. Ingawa si kila kitu huenda namna kilivyopangwa nina uwezo wa kugawa kazi. Kutambua kilicho muhimu zaidi kwa wakati fulani na kuepuka kuchanganyikiwa na mambo mengi. Kwa wakati moja hili hunisaidia kufanya kazi kwa utulivu hata panapokuwa na presha nguvu nyingine muhimu ni utulivu katika hali ngumu kazini mambo hayakosi changamoto Deadline makosa au mawasiliano magumu. Badala ya kuingiwa na hasira au hofu haraka. Najitahidi kubaki mtulivu kufikiri hatua inayofuata na kuangalia nini kinaeza kufanywa sasa utulivu huu mara nyingi huwasaidia hata wengine kupunguza msongo ninaamini pia nguvu yangu iko kwenye utayari wa kujifunza. Sikatai kurekebisha wala kuambiwa nilikosea. Badala yake najaribu kuona hilo kama nafasi ya kukuwa nikiwa kazini. Siogopi kuuliza kujifunza mbinu mpya. Au kubadilisha mtazamo kama kuna njia bora zaidi. Na mwisho lakini muhimu sana ni ushirikiano. Sijioni kama mtu wa kufanya kitu peke yangu, napenda kufanya kazi na wengine, kusikiliza mawazo tofauti, kuchangia kwa pamoja, najua kazi nyingi nzuri hutokana na juhudi za timu si mtu moja. Kwa kifupi, nguvu zangu kazini ni kusikiliza na kuelewa kwa kina, uwajibikaji na uaminifu, kupanga na kuweka kipaumbele, utulivu chini ya presha, utayari ya kujifunza na kukua, uwezo na kufanya kazi na wengine.

Chakula gani cha jadi unachopenda? Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali samaki. Hasa ukiwa umeandaliwa kwa mtindo wa kienyeji. Ugali kwangu si chakula tu ni alama ya nyumbani. Ni chakula kinacho kukalisha chini. Kinacho kulazimisha kula pole pole na kinacho kufanya. Ujiskie umeshiba kwa namna ya kutuliza ugali una nguvu wa ajabu. Hauna makeke lakini una uzito wa namna. Mbia kaa kula pumzika. Samaki wa kukaanga au wa kupika kwa mchuzi wa nazi au nyanya hunikumbusha sana chakula cha pamoja harufu yake jikoni. Sauti ya mafuta au mchuzi ukichemuka na namna unavyo gawanywa mezani. Haya yote yanahisia ya umoja. Samaki pia unal adha halisi isio hitaji mapambo mingi ukipikwa vizuri. Unajisamea wenyewe kitu nachukipenda zaidi kwenye chakula iki ni mazingira yake. Mara nyingi si chakula cha haraka uliwa nyumbani na watu wanakapa moja. Unazungumza wanacheka na hata wananyamaza kwa amani. Chakula cha jadi kinaweza kuwaunganisha vizazi kukimumbusha utoto wazazi au nyakati ambazo mambo ya likuwa raisi zaidi. Pia napendo ukweli kuamba vyakula vyajadi uvijaribu kuwa vingine vinajua vilivyo na vina haraka ya kubadilika. Kuna heki mandani yake kujua kwa kitu kizuri hakitajiki kubadilisho kila wakati. Kwa kifupi chakula chajadi na chopenda ni ugali samaki. Kina wakilisha nyumbani umoja na utulivu kina kumbusha kula pamoja na kumbukumbu za wani lada yake hiko kwenye mnyenyekevu wake ni chakula chenye maana si tumbo tu.

Ni somo gani ulilopenda shuleni? Somo nililopenda zaidi shuleni lilikuwa lugha ya kiswaili. Kiswahili kilinivutia kwa sababu kilinipa uhuru wa kueleza mawazo na hisia. Haikuwa tu kuhusu sarufi na taajia. Bali kuhusu kusimulia hadithi, kuelewa maana iliyo ficha kwenye maneno na kuona jinsi lugha inavyoweza kuunganisha watu. Nilipenda sana insha na fasihi. Kusoma hadithi, mashairi na tamtihilia kulinifanya nitafakari maisha kwa mtazamo mpana zaidi. Kilichonifanya nipende zaidi somo hili ni kwamba ikukuwa na jibu moja sahi kila wakati. Mawazo yalinirusiwa kutofutiana mradi yaelezwe vizuri. Hilo linifundisha kujiamini katika kufikiri kwangu na kuheshimu mtazamo wa wingine. Nilihisi sauti yangu na darasani. Pia kiswahili ilinisaidia kuunganisha na utamaduni. Maneno, methali na misemo vilikuwa na hekima ya kina. Vilinionyesha kuwa elimu siyo tu kutoka vitabuni. Bali pia kutoka kwa maisha ya watu waliotutangulia. Kwa kifupi, somo nililopenda ni kiswahili. Sababu ni uhuru wa kujieleza na kufikiri. Kilinifundisha kusikiliza, kueleza na kutafakari. Kilinipa uhusiano na utamaduni na watu. Hakikuwa tu somo kilikuwa jia ya kuona dunia.

Unahimizaje ushirikiano katika timu. Kuhimiza ushirikiano katika timu huanza na mtazamo. Si mbinu pekee, watu hushirikiana vizuri pale wanapojisikia salama. Kuheshimiwa na kuonekana kuwa ni sehemu ya kitu kimoja. Kwanza kabisa nahimiza ushirikiano kwa kusikiliza kwa dhati. Watu wakiona mawazo yao yanasikilizwa bila kubezwa. Wanza kuchangia kwa uhuru zaidi. Hata kama wazo halichukuliwi kama ilivyo. Kitendo cha kusikiliza hujenga imani. Timu inayoshirikiana huanza kufanya kazi kama kikundi si mkusanyiko wa watu binafsi. Pili najitahidi kuweka lengo la pamoja wazi. Ushirikiano hupungua pale watu wanapofanya kazi bila kuelewa wanakwenda wapi au kwanini wanachofanya ni muhimu. Nikihakikisha kila mtu anaelewa lengo na nafsi yake ndani ya hilo lengo. Watu huwacha kushindana na kwanza kusaidiana. Lengo la pamoja huunganisha tofauti. Jambo lingine muhimu ni kuunda mazingira ya kuheshimu na usalama wa kisaikolojia. Najaribu kuonyesha kwa vitendo kwamba. Kukosea ni sehemu ya kujifuza. Kuuliza si udaifu. Kutofautiana si uadui. Watu wakijua hawatahukumiwa na kuulizwa na kupendekeza. Kujisikia huru kushiriki zaidi. Timu inayohofia makosa huwa kimya. Timu inayofunza huwa hai. Pia nahimiza mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara badala ya kusubiri matatizo yakue. Ninapendelea watu wazungumze mapema. Iwe ni changamoto, mawazo au hata kuto kuelewana mawazo ya mapema huzuia migogoro na kujenga uwazi kwa vitendo napenda kugawa majukumu kwa njia ya kushirikiana si kiamrisha tu kuuliza unaonaje ukichukua hili. Au ni wapi unasikia unaweza kuchangia zaidi. Hufanya watu wajihisi wanamiliki kazi si wanafanya kwa kulazimisha. Pia na jitahidi kutambua na kuthamini mchango na wengine sio kila wakati kwa sifa kubwa bali hata kwa kusema hili ulilofanya lilisaidia sana. Kutambulia kuongeza mutisha na kuwafanya watu wawe tayari kushirikiana zaidi siku inayafuata. Na muhimu sana najaribu kuongoza kwa mfano. Kama nataka ushirikiano lazima nionyeshe utayari wa kusaidiana unyenyekevu wa kukubali maoni. Heshima kwa muda na juhudi za wengine.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho mafuta. Napenda chakula kisicho na mafuta mingi. Kwa siku za kawaida, chakula kisicho na mafuta mingi, hunifanya nijiskie mwepesi na mwenye nguvu. Baada ya kula sisi kulemewa wala kusinzia kupita kiasi. Unapenda chakula kinach. Niacha nikiwa na umakini na mwili ulio sawa. hAsa kwa bado nina majukumu ya kufanya. Pia nimejifunza kwamba chakula chepesi hunifanya nijiskie vizuri. Hata muda mrefu badae, si kwa dakika chache tu, lakini kwa uaminifu, chakula chenye mafuta kina radha na hisia zake za kipekee. Kuna nyakati labda mwisho wa wiki tukio maalum au siku ya kujipongeza, ambapo chakula chenye mafuta kina kuwa sehemu ya furaha. Si kwa sababu ni bora kiafya, bali kwa sababu kinaguza upande wa kihisia, faraja kumbukumbu au kusherehekea. Kilicho badilika kwangu ni mtazamo. Sile chakula chenye mafuta kwa mazoe kila siku. Sikikimbi kabisa ninapokitamani najaribu kula kwa kiasi na ufahamu si kwa pupa. Nimegundua kuwa tatizo ni mafuta yenyewe bali kupitiliza bila kusikiliza mwili. Kwa kila chakula chenye mafuta kwa kiasi kwa wakati unaofaa na kwa kufurahia kwa hakina hatia ila tunayo kipika kichwani. Kwa kifupi kila siku napenda chakula kisicho na mafuta mingi. Nyakati maalum chakula chenye mafuta kinakaribishwa kipaumbele ujisikia vizuri mwilini na kia akilini. Kiasi na muda ni muimu kuliko marufuku.

Kipawa gani una? Kipawa nilichonacho zaidi ni uwezo wa kusikiliza na kuelewa watu. Kisha kuyaweka mawazo yao katika maneno yanayoeleweka vizuri. Napenda kuchukua kitu kilicho kichwani wa mtu, hisia, wazo, lilochanganyikiwa au tatizo linalomsumbua na kisaidia kijipange. Sio kwamba najua kila kitu bali nina kipawa cha kuunganisha hoja, kuona picha pana na kueleza kwa utulivu. Mara nyingi watu huniambia wanajisikia, wameeleweka baada ya kuzungumza nami. Na hilo kwangu ni kipawa cha dhamani sana. Kipawa kingine ni kujifunza, haraka na kubadilika nikikutana na jambo jipya sipendi kulikimbia. Napenda kulichunguza, kuliza maswali na pole pole kulifanya dewanekane la kawaida. Hilo ulinsaidia katika mazungira tofauti za watu, kazi au changamoto. Pia nina kipawa cha uvumilivu wa akili. Nikipewa jambo linalo hitaji kufikiria kwa kina au muda mrefu harakishi majibu niko tayari. Kana walolivunja vipande vipande hadi nilipate muanga. Hilo ulinsaidia sana kwenye kazi zainazo hitaji umakini na ubusara.

Je, unatumia mfumo wa usalama wa vidole? Ndio, natumia mfumo wa usalama wa vidole. Hasa kwenye simu na kifaa changu cha kazi. Ninaupenda kwa sababu ni wa haraka na rahisi. Badala ya kukumbuka neno siri refu au kuchora muundo wa kila mara. Naweka kidole tu na kifaa kinafunguka. Hilo linaokoa muda hasa pale ninapokuwa na haraka au mikono imejaa shughuli. Nyingine pia hunifanya nijisikie kama kifaa ni changu binafsi zaidi ni mimi tu ni navio. Weza kukifungua kwa urahisi. Kipengele kingine kinachopenda ni usalama wa ziada. Najua ni si mfumo mkamilifu asilimia moja lakini ukilinganisha na neno siri rahisi. Alama ya kidole inaongeza tabaka la ulinzi hasa kwa programu nyeti kama benki, barua pepe au failiza kazi. Ninajisikia salama zaidi kuitumia hata hivyo siitegemei peke yake kuna nyakati mfumo vidole hauwezi kusoma vizuri labda kidole kina unyevu, uchafu au jeraa ndogo. Ndiyo maana wezi naweka pia neno siri au pin kama njia mbadala. Kwangu mchanganyiko wa njia mbili hunipa utulivu zaidi. Kwangu teknolojia kama hii inapasa kurahisisha maisha bila kunifanya nijihisi nimefungwa au kusumbuliwa ni mfumo wa vidole unafanya hivyo, kwa kiasi kikubwa.

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto. Likizo yangu ya ndoto ingekuwa mchanganyiko wa utulivu tamaduni na muda wa kujitafakari. Si kukimbizana na ratiba bali kuishi taratibu. Ningegeuza katika kijiji cha pwani kilicho tulivu labda sehemu ambayo bado haijajaa watali wengi. Ningependa kuamka asubuhi nikiwa nasikia sauti ya mawimbi, hewa safi ya chumvi na juwa ikichamoza. Polepole juu ya bahari, siyo likizo ya sherehe nyingi, bali ya kukaa kimya, kutembea ufuekwe bila vyatu na kuwacha mawazo yatembee pamoja na upepo. Baada ya siku chache, ningependa kuamia mji wenye istoria na utamaduni nzito. Mahali ambapo unaeza kutembea mtaani kuzungumza na watu wa kawaida kula cha kula cha kienyeji au kusikiliza hadidhi zao. Ningetaka kujifunza si darasani bali kwa kuishi, kuona jinsi watu wanavyoishi wanavyocheka na wanavyotazama maisha. Makumbusho, majengo ya zamani na masoko ya wazi yangekuwa sehemu ya siku zangu. Kipengele muhimu sana, cha likizo yangu ya ndoto ni kutokuwa na haraka. Hakuna ratiba kali, hakuna saa ya kuangalia kila dakika. Ningependa kuamka bila alam. Kula nikihisi njaa na kuchagua shuguli kulingana na isia ya siko hiyo likizo ya ndoto yangu ni ile inayorudisha uthabiti wa muda mkononi. Jioni zingekuwa za chakula kizuri na mazungumzo ya utaratibu. Labda meza ndogo, mwanga au mushumaa chakula cha kienyeji na mazungumzo yasio na pressure. Hakuna kukimbizana, hakuna kupiga picha kila dakika kumbukumbuku zinaifadhi moyoni zaidi kuliko kwenye simu. Kwa kifupi likizo yangu ya ndoto ni utulivu wa asili, huguza utamaduni na majamii halisi ya watu, muda mwingi bila ratiba kali, nafasi ya kutafakari na kupumua kiakili, chakula mazungumzo na uraisi wa maisha. Si ndoto ya anasa kubwa sana, bali ni ndoto ya kujisikia hai huru na mwenye uwiano.

Je una kumbukumbu gani ya kutisha kumbukumbu ya kutisha ilio nikaa akilini ni wakati nilipowahi kupotea usiku nikiwa njiani. Ilikuwa jioni usiku na nilikuwa nimerudi nyumbani nikiwa nimechoka. Nilidhani ninaijua njia vizuri lakini kwa sababu ya giza na haraka nilipinda kona isiyo sahihi dakika chache baadaye nikagundua niko sehemu nisiyoifahamu kabisa simu ilikuwa karibu kuzima betri. Barabara ilikuwa kimya kupita kiasi na hapakuwa na watu karibu kilichonitisha zaidi hakikuwa tu kupotea bali mawazo yasionikuja kichwani kila sauti ndogo ilionekana kubwa hatua zangu upepo mlangoni ukigonga mbali. Akili inaanza kucheza michezo yake yake na unaanza kuwaza mabaya kuliko uhalisia. Nilihisi mapigo ya moyo yakiongezeka mikono ikaanza kutetemeka na hofu ikajaribu kunifanya nifanye maamuzi ya haraka bila kufikiri. Nilijaribu kujituliza kwa kusimama na kupumua kwa makusudi. Nikajiambia usikimbie fikiri. Nilikumbuka alama chache nilizokuwa. Taa awali nikatumia mwanga mdogo wa simu kuangalia mwelekeo na kwa bahati mzuri nikaona mtu mmoja akaamua kumuuliza msaada dakika chache baadaye nilikuwa nimerudi kwenye njia sahihi. Baadaye hapo niligundua kuwa kumbukumbu ya kutisha haikuwa tukio lenyewe bali hisia ya kukosa udhibiti. Ile sekunde unapotambua uko pekee yako huna uhakiki na mwelekeo na msaada hauko wazi ndio hofu wa kweli. Hadi leo nikikimbuka tukio hilo nahisi msisimko mdogo tumboni lakini pia shukrani kwa sababu ilinifundisha kujituliza chini ya presha.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa baseballi. Wakati mkuu wa mpira wa baseballi, unaoneka sa akilini ni wakati wa World Series ambapo mechi inanimuliwa na mpigo mmoja wa mwisho, walk of feet au homerun. Hua ndiyo wakati ambao baseball huwacha kwa mchezo wa taratibu na ghafla kugeuka kuwa sekunde ya pumzi kushikiliwa. Naukumbuka kwa wakati ambao uwanja wote hunyamaza kwa sekunde chache, mpigaji anasimama kwenye sahani, mtupaji anavuta pumzi ndefu, na kila mtu wachezaji mashabiki hata walioko nyumbani wakiitazama wanajua kwamba, hapa ndipo historia inaweza kuandikwa. Baseball ina nguvu ya kipekee hapo kwa sababu hakuna saa inayokimbia. Hakuna haraka ya muda. Ni mtu moja dhidi ya mwingine uamuzi mmoja tu. Mpira unaporushwa kuna ile sekunde fupi sana ambayo haionekani kama kitu kimetokea. Halafu unaskia mlio wa fimbo ikigongwa mpira. Ukiona mpira unaopanda juu angani mashabiki wanasimama wote wakati moja kama unaenda nje ya uwanja. Kila kitu kinapasuka kwa furaha kama unashikwa. Unakuwa na kimya nzito sana kama dunia imesimama. Pia wakati huo haususi mchezaji mmoja tu anahusu timu mzima iliopigana kwa msimu mzima. Mashabiki waliovumilia ushindi na vipigo jiji au jamii inavyotambulisha na timu hiyo historia ya mchezo wenyewe. Kwa kifupi, wakati huu wa mpira wa baseballi kwangu ni ule ambapo muda unaonekana kusimama shinikizo inamkalia mtu moja, uamuzi mmoja unabadilisha historia, subra ya muda mrefu inalipwa au kuvunjwa, hisia za furaha au huzuni zinamwagika kwa pamoja.

Jee unaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ndiyo naweza kuishi siku moja bila teknolojia lakini siku sema kwamba ingekua rahisi au kawaida kabisa. Mwanzoni kabisa ingekuwa ngumu kiakili mkono ungeenda mara kadhaa bila kujua kutafuta simu kuangalia saa ujumbe au habari unagundua haraka jinsi teknolojia imekuwa sehemu ya mazoea madogo madogo ya maisha sio kwa sababu ya zarura, bali kwa sababu ya mazoea. Lakini baada ya saa chache, kitu kingine uwanza kutokea. Utulivu wa ajabu akili inanza kupumua. Hakuna arifa za kuvuta umakini, hakuna haraka ya kujibu chochote. Muda unanza kuhisiwa na mna tofauti unonekana mrefu zaidi, lakini pia mpana zaidi. Unanza kutambua mambo madogo madogo uliokuwa hayatili maanani. Sauti ya mazingira mawazo yako mwenyewe hata hisia za mwili zako. Bila teknolojia ningefanya mambo ya msingi lakini yenye mana. Kutembea bila kusikiliza chochote masikioni kusoma kitabu chakaratasi kuandika mawazo au kupanga mambo kichwani kuongea na mtu na kwa bila kukatizwa. Kukaa kimya. Kukaa kimya. Bila ya kuzungumza mwisho wa siku ningegundua jambo muhimu sana. Teknoloji ina rahisisha maisha lakini haitengenezi maisha yenyewe. Mahusiano mawazo pumziko. Wepo wa kweli. Hayo yote. Yapo hata bila screen.

Unashiriki vipi katika jamii yako? Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia ndogo ndogo lakini zenye maana. Kwa sababu naamini mchango haupimwi kwa ukubwa wake bali kwa nia na muendelezo. Kwanza kabisa nahakikisha ninakuwa mtu wa kuaminika na mwenye heshima na watu wanaonizunguka kusalimia majirani. Pia ninashiriki kwa kusaidia pale ninapoweza iwe ni kwa muda mawazo au nguvu kama kwa shughuli za pamoja usafi wa mazingira mkutano wa kijamii au kusaidia mtu aliye katika hali ngumu. Pia nashiriki kwa kugawana maarifa au uzoefu nikijua mambo yanaoliweza kumsaidia mtu mwingine iwe ni ushauri wa kazi masomo au maisha. Sifichi najifunza kwamba jamii inakua pale watu wanaposhirikisha walicho nacho bila wivu au mashindano yasiyo ya maana. Katika mawasiliano najitahidi kuwa mtu wa kujenga si kubomoa badala ya kusambaza maneno ya chuki au migawanyiko. Jamii inahitaja watu wanaofaa mawazo bali watu wanaweza kutofautiana bila kuvunja kwa kifupi nashirikiana katika jamii yangu kwa kuwa jirani na mwana jamii mwema kusaidia pale ninapoweza kwa njia mbali mbali kugawana marifa na uzoefu kuhimiza heshima na mazungumzo kwa kujenga kujali mazingira na watu wanaozizunguka.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Mafuzo ningependa kupata kazini ni yale yanayo nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kukua kitaaluma na kubaki mwenye motisha. Kwanza kabisa, ningependa mafunzo ya kuboresha ujuzi wa kitaaluma, yanayousiana moja kwa moja na kazi yangu. Mafunzo haya hunisaidia kuwa na uhakika zaidi wa ninachofanya, kupunguza makosa na kuongeza ubora wa kazi. Pia, hunifaa nijisikie ninatamani zaidi kazini, kwa sababu najua nachangia kwa kiwango cha juu. Pia, ningependa mafunzo ya mawasiliano kazini. Kazi nyingi hufaa au hufanikiwa kwa jinsi watu wanavyowasiliana, kujifunza jinsi ya kuwasilisha mawazo wazi, kushughulikia maono tofauti au kuzungumza kwa kujiamini mbele ya wengine. Ni ujuzi muhimu sana unaobeba mafanikio ya muda mrefu. Pia nigependa mafunzo ya simamizi wa muda wa vipaumbile, kazi mara nyingi kuna majukumu mengi yanayokuja kwa wakati mmoja. Mafunzo yanisaidia kupanga kazi, kushugurikia muda wa mwisho bila msongo mkubwa. Na kuuweka kuchoka kupita kiasi. Yangekua msaada mkubwa sana. Jambo lingine muhimu ni mafunzo ya kufanya kazi kwa timu na uongozi. Hata kama sipo kwenye nafasi ya uongozi, najua jinsi ya kushirikiana vizuri, kutatua migogoro na kua amasisha wengine. Ni juzi unaonisaidia katika mazingira yote ya kazi. Mwisho ningependa mafunzo ya kujitambua na ukuaji binafsi. Kuelewa nguvu zangu, maeneo ya kuboresha, na jinsi ya kudumisha motisha na nidhamu kazini. Mafunzo haya hunisaidia si tu kazini, bali, pia katika maisha ya inje ya kazi. Kwangu mafunzo bora kazini ni yale yanifanya kazi iwe rahisi, mtu ajisike anaendelea mbele na maisha ya kazi yana na maana zaidi.

Mkate wa aina gani unapenda. Mkate ninaopenda zaidi ni mkate wa ngano nzima. Ninaopenda kwa sababu unanifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Na hauna ule uzito unakuja na mkate laini sana. Ladha yake ni utulivu sio utamu kupita kiasi. Na inaniruhusu kuendana vizuri na vitu mbalimbali. Iwe ni chai ya asubuhi, siagi ya karanga, mayai au hata asubuhi na jioni. Pia napenda ukweli kuamba mkate wa ngano nzima unanifanya nijisikie na nafanya uchanganuzi mzuri kiaafya. Bila kuhisi kama najinyima ni aina ya chakula ninachonipa nguvu polepole. Si m ipuko wa muda mfupi kisha kushuka ilo linafaa sana kwa siku ndefu za kazi. Hata hivyo siwezi kusema siupendi mkate mweupe kabisa kuna nyakati maalum labda ukiwa wamoto na mpya kabisa au ukiambatana na chai ya maziwa ambao mkate mweupe una ladha ya kumbukumbu na faraja lakini sio wakula kila siku kwa kifupi chaguo langu la kila siku ni mkate wa ngano nzima sababu ni unashibisha uwiano wa ladha na afya. Mkate mweupe kwa nyakati maalumu tu ninachothamini zaidi ni urahisi na hisia ya kushiba.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Mafanikio niliyopata kazini siyo tu vio au pongezi. Bali ni mabadiliko niliyoyaona ndani yangu na kwenye namna ninavyofanya kazi na watu. Moja ya mafanikio makubwa kwangu ni kujenga uaminifu. Kufikiri hatua ambayo watu wanaamini kunipa majukumu kuniuliza maoni au kunitegemea wakati mambo yanapokuwa magumu. Hilo alikuja kwa siku moja. Ninakuja kwa kufanya kazi kwa bidii kuwajibika au kusimama kwenye eneo langu la pale palipokua na changamoto. Waaminifu huwa hunipa heshima ya kimya kimya ambayo ninaidhamini sana. Mafanikio mengine ni kuboresha ujuzi wangu na kuona matokeo yake moja kwa moja kazini. Nilipoanza kulikuwa na mambo mengi siku ya jua au nilikuwa na wasiwasi kuyafanya. Kadri muda ulivyopita kujifunza, kuuliza maswali nakosea kisha kurekebisha kulinifanya nijiamini zaidi. Leo naweza kushughulikia majukumu magumu kwa utulivu zaidi kuliko hapo awali. Na hilo ni hatua kubwa kwangu pia najiona nimefanikiwa kushirikiana vizuri na watu tofauti. Kazini kutani na watu wanaofikiri kama wewe tu. Kujifunza kufanya kazi na tabia, mitazamo na mitindo tofauti ya kazi bila migogoro isio ya lazima ni mafanikio makubwa. Inahitaji uvumilivu mawasiliano na unyenyekevu, nimejifunza kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Na hatimaye ninaona mafanikio katika kuona maana kwenye ninachofanya. Si kila siku ni rahisi lakini napojua kazi yangu na mchango kwa timu, shirika au watu wananihudumia. Nasi nimesonga mbele mafanikio kwangu yasio kufika mwisho bali kuendelea kukua bila kupoteza mwelekeo.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni. Habari mtandaoni hunivutia kwa sababu zinapatikana haraka na kwa urahisi. Naweza kusoma habari muda wowote asubui nikiwa njiani wakati wa mapumziko au jioni kabla ya kulala. Pia napenda uwezo wa kuchagua vyanzo tofauti kulinganisha mitazamo na kufuatilia habari zinazoendelea kwa wakati ya halisi. Hilo hunifanya nijisikie niko karibu zaidi na kinachoendelea duniani. Hata hivyo, kuna kitu cha kipekee kuhusu kusoma gazeti la karatasi. Ukishika gazeti mkononi unasoma kwa utulivu zaidi. Hakuna harifa, hakuna vichwa vyahabari vinavyo kuvuta kila sekunde, ni uzoefu wakina. Unasoma makala moja hadi mwisho badala ya kuruka, ruka. Mara chache unapopata nafasi gazeti hunipa hisia ya umakini na tafakari. Kwa hiyo, ukweli ni huu. Kwa taarifa za haraka ni zile za kila siku habari mtandaoni kwa kusoma kwa utulivu na kila gazeti la karatasi kwa mazoea ya maisha ya kisiasa mtandaoni unashinda. Kwa ladha ya kumbukumbu gazeti bado linanafasi.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine? Napenda kufanya mchanganyiko wa kufanya kazi peke yangu na kufanya kazi na wengine. Kila moja ina nafasi yake na dhamini yake. Kufanya kazi peke yangu hunipa nafasi ya kuzama kwenye kazi bila kukatizwa. Nikiwa peke yangu mawazo yanapangwa kwa utulivu naweza kuzingatia undani na kufanya kazi kwa kasi yangu mwenyewe. Ni wakati nzuri wa kupanga, kuandika, kuchambua au kutatua matatizo yanayohitaji umakini wa kina. Pia hunisaidia kujitambua zaidi. Kujua ninafikiri vipi na ninafanya vipi kazi kwa mtindo. Lakini kufanya kazi na wengine kuna nguvu yake ya kipekee. Mawazo yanapokutana, kazi huanza kupumua, kila mtu huleta mtazamo tofauti, uzoefu wake na njia yake ya kuona tatizo, ushirikano unisai. Dia kuona vitu ambavyo pengine singeviona peke yangu, pia kuna motisha ya kijamii kujua kuwa wewe ni sehemu ya timu inayosonga pamoja. Changamoto huja pale mmoja anapotawala kupita kiasi, kufanya kazi peke yako muda mrefu kunaweza kukuondoa kwenye mitazamo mipya, kufanya kazi na wengine. Kila wakati wa kunaweza kukuchosha na kupunguza umakini ndio maana uwiano ni muhimu. Kwangu si swala la peke yangu au na wengine, ni kujua ni lini, nichague ipi ili kutoa kilicho bora zaidi ndani yangu.

Unafani kulinda mazingira kwangu si jambo kubwa la mara moja. Bali ni mfululizo wa maamuzi madogo ya nafanya kila siku. Kwanza na jaribu kupunguza taka zi ninazo zalisha. Si kwamba ni mekamilika lakini nafikiri marambili kabla ya kutumia vitu vya matumizi ya mara moja. Ni kibeba wa mfuko wa kudumu kutumia chupa ya maji au kuepuka plastiki. Najua ni hatua ndogo lakini zenye maana kubwa zikifanywa na watu wengi. Pili nazingatia matumizi ya raslimali hasa maji na umeme nazima taa na vifaa. Nisio vitumia na punguza matumizi ya maji inapoezekana. Na kuepuka upotevu usio na walazima. Hisi ito kwa sababu ya gharama wala bali kwa sababu najua raslimali hizi zisizo na mwisho. Pia na shiriki katika utunzaji wa mazingira yangu ya karibu. Kweka eneo langu safi kutotupa taka ovyo. Na kuhimiza wengine kufanya hivi kwa mfano. Siko maneno makali na jifunza kwamba watu wengine huigia wanacho ona kutiko wanachoqmbiwa. Nina jitahidi pia kuchagua kwa busara na cho nuno. Nina popata nafasi nachagua bidha nina zodumu zaidi badala ya zile za bei nafu lakini za muda ya mfupi kununua kidogo lakini kwa ubora ninjia moja wapo ya kupunguza shinikizo kwa mazingira jambo lingine muhimu ni kuelimika na kuelimisha kwa utulivu nasoma nasikiliza na kushirinki taarifa sahii kuhusu mazingira bila kuhukumu wengine. Na wamwisho ninaheshimu, asili, iwe ni miti, maji, au wanyama. Najikumbusha kwamba sisi ni wamiliki wa dunia bali ni wageni wa muda. Mtazamo huu hunifanya ni tende na uangalifu zaidi. Kwangu kulinda mazingira si ukamilifu. Ni nia ya kila siku ya kuniacha alama ndogo iwezekanavyo duniani.

Unapenda kwenda sinema mara ngapi? Kwangu kwenda sinema ni tukio, si mazoeo ya kila wiki. Napenda kuichagua filamu ambayo inanivutia kweli kupanga muda na kwenda nikiwa tayari kuizama. Kabisa nikifanya hivyo mara chache uzoefu hubaki kuwa maalumu. Harufu ya popcorn, giza la ukumbi na ule utulivu wa pamoja kabla filamu kuanza. Pia ukweli ni kwamba maisha ya kila siku na chaguo za burudani nyumbani yamebadilika. Wakati mwingine ni rahisi zaidi kuangalia filamu nyumbani kwa wakati wangu mwenyewe. Lakini sinema bado ina kitu ambacho nyumbani hakuna. Umakini wa pamoja na hisia za pamoja kucheka, kushangaa au kukaa kimya pamoja na watu usiowajua kabisa huipa filamu uzito wa kipekee nimegundua kwamba nikikwenda sinema mara nyingi sana ile hiisia ya kipekee hupungua. Lakini nikichagua kwenda mara chache ninathamini zaidi uzoefu nachagua filamu bora zaidi najitoa kikamilifu bila usumbufu inabaki kuwa kumbukumbu mzuri. Kwa hiyo swala mara ngapi tu bala ni ni ninaenda nikisikia filamu inahitaji kuonekana kwenye skrini kubwa basi najua ni wakati wake.

Sherehe yako ya kupendeza ni ipi. Sherehe naipenda zaidi ni sherehe ndogo ya watu wa karibu si ile ya makelele mingi au umati mkubwa. Napendezwa sana na sherehe ambazo hazina pressure. Labda siku ya kuzaliwa au sherehe ya mafanikio fulani. Lakini ikihusisha watu wachache wanaonijua vizuri. Sherehe ambayo mnakaa mnakula pamoja mnaongea bila haraka. Nakumbuka mambo ya zamani na kucheka kwa uhuru. Kwangu hiyo ndiyo sherehe ya kweli. Sherehe kubwa ni za watu wengi zinafurahia zina furaha yake lakini mara nyingi hunichosha. Baada ya muda nahisi kama nipo hapo kimwili lakini si kihisia. Lakini kwenye sherehe ndogo kila mtu ana nafasi. Kila kicheko kina maana na muda unaonekana kusimama kidogo. Pia napenda sherehe ambazo hazijalazimishi mtu kuwa kitu ambacho si yeye. Hakuna mavazi ya kujifanya, hakuna ratiba kali, watu wanakuja kama walivyo, wanakaa kama wanavyotaka na wanaondoka bila hatia kwangu sherehe bora si ile kubwa zaidi bali ni ile inayokufanya ujisikie umeunganishwa na watu waliopo.